Ikiwa kuna kitu kimoja, kinachoweza kusis kusimamisha muda na kunirudisha katika utulivu wandani, katika katikati ya purukusha za maisha, basi ni glasi ya baridi ya juisi, mseto ya embe na passion. Kwangu mimi, hii si kiwa kinywaji tu ni uzoefu wahisia kumbukumbu ya utoto na sherehe ya utajiri wa earth yetu ya Afrika. Kila ni kiulizwa ni juisi gani naipenda jibu langu huwa Harley City. Ni mchanganyiko wa maembe, wa mfalme wa maembe, yaani embe, na malkia harufu, yaani passion safari yangu inajuisi hii kuanza kabla ata sijaonja tone la kwanza. Ni muonekano wake kwanza rangi. Rangi ya ngano iliyoiva inayoelekea kwenye machungwa ya dhahabu. Inanikumbusha macheo ya jua ya asubuhi ya kianza ni rangi inayovutia macho na kuleta furaha ya papo hapo Ninapoinua glasi karibu na pua langu Harufu kali ya kipekee ya passion hunitandika kwanza ni harufu inayochangamsha mshipa ya fahamu ile harufu ya ukali, fulani unaovutia, yaani tangi aloma, ambayo inasema nipo hapa, lakini nyuma yake kuna harufu ya utamu, nzito ya kishua, ya embe dodo, lililoiva vizuri. Harufu hii pekee inatosha kunifanya nimeze mate kwa hamu kina cho nifanya nipende juisi hii zaidi ya nyingine zote kama vile mchungwa au nanasi ni muundo wake Yaani consistency Mimi si shabiki wa juisi nyepesi kama maji Napenda kinywaji chenye mwili Embe inatoa ule uzito wa kimri, yaani krimi texture. Ambao unaitandaza juisi vizuri kwenye ulimi. Ni kama unakunywa hariri inayoyeyusha. Kisha unakuja kumchango wa passion. Kama juisi haijachungwa sana vile mbegu ndogo zilizo sagwa kidogo huleta hisia ya ujasiri. Kwenye kinywaji uwiano huu kati ya uzito wa embe na wepesi kwenye uzaidi wa passion Unatengeneza muungano wa kipekee ambao unarudisha koo kwa namna ambayo huwezi kuipata kwingine Hapa ndipo uchawi ulipo Juisi ya embe pekee yake inaweza kuwa tamu kupilika Yaani too shugali kiasi kwamba, baada ya kuinusu glasi unahisi kukinia Lakini hapa ndipo passion inapoingia kama mkombozi Linaembe linawakilisha utamu wasili Shukari ya matunda inayokupa nishati na tabasamu Passion inaleta ule ukali, yaani acidity na unachachu kidogo ambayo unakata utamu wa embe matokeo yake ni ladha ambayo, mimi inaita ladha ya paradiso ni ladha inayocheza mchezo ulimini dakika hii unahisi utamu wajabu dakika inayofuata unahisi msisimko wachachu Unayokufanya utake kunywa tena ni kinywaji kinachojidai kuwa na nidhamu ya ladha Kila nikikunywa juisi hii, akili yangu inanirudisha nyuma kwenye siku za alikizo za utoto wangu, kule kijijini. Nakumbuka harufu ya embe ndodo lililoanguka chini kwa kati wa msimu wa kaskazi. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukichuma passion kwenye kitaala au chachuma na ya nyumba na kuzipasua kwa mikono yetu. Kukau kwa kukau kwangu kumenifanya ni idhamini juisi hii kama ishara ya ukarimu katika utamaduni wetu unapomkaribisha mgeni na glasi ya juisi nzito ya embe na passion.

Ninapoketi na kutafakari kuhusu neno wazee wangu. Picha ya kwanza inayokuja akilini mwangu si picha ya watu wawili waliotoa uhai wangu tu. Bali ni picha ya msingi wa jengo ambalo huonekana, hauonekani lakini ndiyo ulioshikilia kila tu kuta la paa la maisha yangu. Mahusiano yangu na wazee wangu ni safari ndefu yenye mlima na mabonde yenye giza na mwanga Lakini zaidi ya yote ni mahusiano yaliojengwa juu ya msingi ya deni la fadhili ambalo kamwe siwezi kulilipa katika miaka yangu ya mwanzo mahusiano yetu yalikuwa ya utegemezi kamili Kwangu mimi, wazee wangu walikuwa kama miungu wa dogo duniani na kumbuka jinsi mikono ya mama yangu ilivyokuwa kimbilio langu la kwanza Nilipokuwa ninaogopa radi na sauti ya baba yangu ilivyokuwa amri iliyopaswa kutafutwa bila swali katika hatua hii, mahusiano yetu yalijengwa juu ya usalama Walini fundisha luga, walinifundisha jinsi ya kula na walini niingiza maadili ya kwanza ya jamii mapenzi yao kwangu katika hatua hii yalikuwa hayana masharti Walini tazama si kwa kile nilichokuwa nacho bali kwa kile walichotaka niwe Hapo ndipo mbegu ya heshima ilipo pandwa ndani yangu Nilijifunza kuwaheshimu si kwa sababu ya mali zao bali kwa sababu ya dhabibu zao jinsi walivyo jinyima ili mimi nipate na jinsi walivyo weza kukesha usiku kucha nilipo kuwa na umwa kama ilivyo kwa vijana wengi mahusiano yetu yalipitia kipindi cha mtikiso Nilipofika umri wa kubalehe Hapo ndipo mahusiano yetu yalipo badilika kutoka kwenye uti wa upofu na kuelekea kwenye utafutaji wa uhuru Nakiri kuwa, kulikuwa na nyakati ambapo niliwaona kama watu waliopitwa na wakati Niliwaona kama vikwazo vya furaha yangu na watu wasioelewa mabadiliko ya dunia migogoro ilikuwa mingi Tulitafautiana kuhusu marafiki, kuhusu masomo na hata kuhusu namna ya kuvaa Lakini sasa nikitazama nyuma na gundua kuwa kipindi hicho kilikuwa muhimu sana wazee wangu walisimama imara kama nanga katikati ya dhoruba yangu ya ujana Ingawa nilijaribu kusukuma mipaka walini hakikishia kuwa siku toka nje ya masharti, sikutoka nje ya mstari uliopitiliza mahusiano yetu hapa yalijaribiwa kwa moto na umvumilivu wao ndiyo ulio kuwa mustakabali wangu Walini ruhusu ku, nifanye makosa madogo ili nijifunze Lakini walinizuia nisifanye makosa makubwa yatakayo ni haribia maisha Leo nikiwa katika hatua ya utu uzima mahusiano yangu na wazee wangu ya mebadilika na kuwa urafiki wakipekee Hatuzungumzi tena kwa mtawala na mtawaliwa mbali kama watu wawili wenye kuheshimiana Ninafika kwao si kwa sababu ninalazimishwa na sheria za nyumbani bali kwa sababu nina kiu ya hekima yao Tunatumia saa nyingi tukizungumza kuhusu maisha Nimegundua kuwa wao ni maktaba hai Kila niki mikunjo ilio kwenye uso zao ni simulizi za changamoto walizo shinda mahusiano yetu sasa yanatawaliwa na ushauri. Ninapokutana na matatizo kikazi au kijamii sauti yao ndiyo inayo tuliza dhoruba za moyo wangu. Wanajua kunisikiliza bila kunihukumu. Na wanajua kunipa ukweli mchungu ambao rafiki wengine yeyote angeogopa kuniambia. Sihemu ya mahusiano yetu kwa sasa inajumuisha mabadiliko ya majukumu Nimeingia hatua ambayo, mimi pia nimeanza ku.

Baridi kali inapowasili, ile baridi inayopenya hadi kwenye mifupa na kufanya hewa ionekane kama vile ina ncha kali, maisha yangu inabadilika. Kwangu mimi, baridi si hali ya hewa tu, ni mwaliko wa kurudi ndani, si ndani ya nyumba tu, mbali ndani ya nafsi yangu. Ni kipindi cha hibernation ambapo ulimwengu wa nje unanyamaza na ulimwengu wa ndani unachukua hatamu Hata hatua yangu ya kwanza kwe ya kwanza baridi inapotandaza mabawa yake ni kubadilisha mazingira yangu nyumba yangu inageuka kuwa ngome dhidi ya upepo wa baridi Jambo la kwanza ninalofanya ni kuhakikisha kuwa kila upenyo wa hewa umezibwa Ninatumia mapazia mazito ambayo ya natenganisha ulimwengu wa nje kwenye kijivu na ulimuengu wangu wa ndani kwenye mwanga Ninapenda sana kutumia mwanga wa mishumaa au taa ndogo zenye mwanga wa ngano yaani 'warm light' Kuna kitu cha kisaikolojia kuhusu mwanga huu unanifanya nijisikie kuwa nipo salama Mimi huweka mablanketi ya sufu kila kona ya sofa na mazulia mazitu sakafuni ili miguu yangu isiguze ubaridi kwa kifo wa vigai Hapa mimi huwa mchoraji wa mazingira yangu Nikitumia joto kama rangi yangu kuu Wakati wa baridi kali mwili wangu unadai mnishati zaidi na mimi hupaa unachohitaji kwa namna ya kipekee huu ndiyo wakati ambao jiko langu linakuwa kitovu cha nyumba Sifanyi tu mapishi ya kawaida Nafanya mapishi ya kumbu kumbu Supu natengeneza supu nzitu. Mimi hutumia saa nyingi kupika supu ya mboga mboga au nyama iliyokolezwa tangawizi na pilipili manga. Moshi unaotoka kwenye sufuria unanukia kama amani. Kile kijiko ninachokunywa ni kama kutatabiwa na mtu unayempenda. Ya pili, vinywaji vya moto, mimi huwezi kunikuta bila kikombe cha chai ya rangi yenye vyungo vingi, yaani chai masala, au kahawa nzito, lakini kinywaji changu, cha sili ni chokoleti ya moto, yaani 'the hot chocolate' Niliyoweka madarasani kidogo Kile joto kinapoteremka kifuani kina nywesha ule ubaridi wa kisaikolojia Unaoletwa na upweke wa baridi kwa katika kipindi hiki, mimi huwa muuni wa matharia ya tabaka Yani layering mavazi yangu si ya urembo tena bali ni ya ulinzi, huwanzia na mavazi ya ndani ya sifu, yaliyoshika mwili ili kuzuia joto la asili la mwili isipotee. Kisha ninafuatilia na sweta nzito na mwisho joho, ambalo linanifunika kama nguo. Sili kubwa nilioigundua ni kulinda miguu na kichwa Nikivaa soksi mbili za sufu na wakati mwingine kofia laini hata nikiwa ndani ya nyumba Kuna hisia fulani ya jo ya utoto na usalama unayopatikana Unayopatikana unapokuwa umejifunika vizuri kiasi kwamba ni pua tu linalo inayobaki nje Inanikumbusha kuwa mimi ni kiumbe hai, kinachoweza kujilinda dhidi ya ulimwengu baridi kali ni adui ya mwili lakini ni rafiki wa akili Kwa sababu shughuli za nje zinapungua, mimi hutumia muda huu kusoma vitabu ambavyo vimekua nikivihilishisha mwaka mzima Kuna utulivu wa kipekee unaopatikana unaposoma kitabu huku nje kukiwa na dhuruba au upepo mkali unaopiga madirisha Mimi hutumia.

Ninapofunga macho na kufikiri neno rafiki sura moja tu ndiyo inayo jitokeza kwa haraka na kwa ungaavu wa ajabu. Huyu si mwingine mbali ni mtu ambaye tumepitia nae katika tanulu la maisha. Tumecheka kwenye kilele cha mlima na tukafuta na machozi kwenye mabonde ya giza. Kwangu mimi, rafiki yangu wa karibu si mtu wakupiga nae story tu, ninanga ninaloshikiria meli ya maisha yangu. Isipeperushwe na dhoruba za ulimwengu huu usio tabirika. Safari yetu haikuanzia kwa mabwebwe au tukio kubwa la kihistoria. Ninakumbuka tulikutana katika mazingira ya kawaida kabisa labda ingilikuwa shuleni au kwenye mradi fulani wa kijami Mwanzoni tulikuwa watu wawili tafauti kabisa Mimi nilikuwa mtu wa kimya Yeye mwenyewe haya na mara nyingi Nilijifungia kwenye ulimwengu wa kitabu na mawazo yangu Yeye kwa upande mwingine alikuwa ni nishati iliokuwa ikipasua anga Mcheshi muwazi na mtu ambaye chumba kilikuwa kina changamuka upande tu anapoka nyanga ndani Licha ya utafauti wetu kulikuwa na kemikali fulani za kiroho iliotuunganisha Tulianza kwa mazungumzo madogo kuhusu hali ya hewa na michezo Lakini haraka sana tukajikuta tunajadiliana kuhusu maana ya maisha hofu zetu za ndani na ndoto ambazo tulikuwa tunaogopa hata kuzisema kwa sauti mbele ya wazazi wetu Hapo ndipo nilipo gundua kuwa urafiki wa kweli haujitaji watu wanaofanana mbali watu wa nao kamilishana moja ya sifa kuu zinazo nifanya ni mdhamini rafiki huyu kuliko mwingine ya yote ni uwezo wake wa kua kioo changu Natika ulimwingu huu wambawa watu wengi wanapenda kuambia kile unachotaka kusikia ndiyo mzee Rafiki yangu ana ujasili wa kuniambia kile inachopaswa kusikia Kuna nyakati nimefanya maamuzi ya ovyo au nimekua natabia ya majivuno Rafiki yangu hajawa mnafiki anaweza kunivuta tembeni na kuniambia hapa umekosa na si hiyo sura yako halisi ukweli wake huu mchungu uliopikwa katika uchungu cha upendo Umeniokoa mara nyingi kutokana na kuanguka kwenye mashimu ya maisha mahusiano yetu yamejengwa juu ya msingi wa uaminifu uliopitiza ujasiri wa kuambiana ukweli bila kuogopa kupoteza urafiki Kwa sababu tunajua urafiki wetu ni imara kuliko sote kosa lolote siku zote nimesema kuwa urafiki unapimwa wakati wa dhiki Si wakati wa sherehe nakumbuka kipindi fulani kigumu sana maishani mwangu Labda wakati nilipoteza kazi au nilipokuwa nikipitia msiba mzito wa kifamilia katika kipindi hicho ulimwengu uliingia uliingia giza watu wengi walituma jumbe za pole kwenye si muna kuendelea na maisha yao Lakini rafiki yangu huyu alifanya tofauti Hakujuhitaji maneno mingi. Alikuwepo. Alikaa nami sebuleni tukiwa kimya kwa saa kadhaa. Akijua kuwa uwepo wake ulikuwa na nguvu kuliko hotuba yoyote ya faraja. Aliniletea chakula niliposaha ukula. Na alinilazimisha kutoka nje kupata hew asafi nilipopata kujifungia gizani. Katika kipindi hicho, nilijifunza kuwa rafiki wa karibu ni yule anaekuja ndani wakati ulimuengu wote unapo toka nje. Jambo jingine adimu nililolipata kwa rafiki yangu ni ushiriki wake katika mafanikio yangu. Ni rahisi kwa watu kuhurumia unapo unapotasika, lakini ni ngumu kwa wengi kufurahia kwa dhati unapo unapo angaza. Rafiki yangu ni shabiki wangu namba moja.

Kwangu mimi, neno muda wa mwisho, yani deadline, lina maana mbili, ninapo ninazo pingana, ni adui anayenisababisha shinikizo la damu, lakini pia nirafiki wa dhati anayenilazimisha kutoa matokeo bora zaidi. Bila muda wa mwisho, miradi mingi ya maisha yangu yangebaki kuwa ndoto zisizo kamilika. Hata hivyo, ili nisimezwe na msongo wa mawazo, nimejenga mfumo imara wa kushugulikia nyakati hizi za shinikizo kubwa. Hatua ya kwanza si ya kiufundi bali ni ya kifikira muda wa mwisho unapokaribia Unapokaribia mimi huwa na tabia ya kuhisi Mapigo ya moyo yakiongezeka. Zamani nilikuwa napaniki na kuanza kuhangaika bila mpangilio Lakini sasa nimejifunza kugeuza adrenalini hiyo kuwa nishati ya kazi. Ninajiambia huu sio mwisho wa dunia. Ni muisho wa kazi. Badala ya kuona muda wa mwisho kama tisho tishio ninaitazama kama changamoto ya mchezo wa kuigiza ambapo mimi ndiye muhusika mkuu anayepaswa kuokoa jahazi. Mtazamo huu unanisaidia kubaki na utulivu yani to remain composed ja. Hata Hata pale saa zinapobaki dakika chache, ninajua kuwa ubongo wangu hufanya kazi kwa kasi ya ajabu chini ya shinikizo. Hivyo, ninatambua hali hiyo kama turbo ya injini yangu. Tatizo kubwa la muda wa mwisho ni pale kazi inapoonekana kama mlima maelfu yasiyo weza kupandika. Ninachofanya ili kutoishawishi nguvu, kutoishiwa na nguvu ni kuuvunja ule mlima kwa vilima vidogo Ikiwa nina ripoti ya kurasa hamsini inayotakiwa kesho, Sifikirii kurasa hamsini nafikiria kurasa tano za kwanza ndani ya saa moja ijayo Nitatumia mbinu inayoitwa Pomodoro Technique Ninafanya kazi kwa dakika ishirini na tano kwa umakini na kwa kiasilimia moja Kisha napumzika kwa dakika tano. Hii inanisaidia kuzuia uchovu wa akili na kufanya nione maendeleo ya haraka Jambo ambalo lina nipa motisha ya kuendelea. Wakati muda wa mwisho unakaribia, Si kila kitu kinaweza kuwa kikamilifu. Yaani perfect Hata hapa ndiyo ninapotumia kanuni ya asilimia themanini na asilimia ishirini Ninajiuliza ni asilimia ishirini gani ya kazi hii itakayo leta asilimia themanini ya matokeo ya nayohitajika Ninajikita kwenye kiini cha kazi kwanza kama ni mradi wa ujenzi, nahakikisha msingi wa kuta ziko imara kabisa sijaanza kufikiria rangi ya milango ni kwa kufanya hivi hata kama muda utaniishia kabla sijaweka na si kidogo ndogo kazi kuu itakuwa imekamilika na inafanya kazi. Hii inaitwa kazi nzuri ya kutosha Yaani good enough ambayo ni bora kuliko kazi kamilifu isio wasilishwa muda wa mwisho, unapogonga hodi simu yangu inakuwa adui yangu mkubwa. Hatua ninayochukua ni kali, ninazima mitandao ya kijami Ninaiweka simu mbali na macho yangu Ninawajulisha watu wa karibu kuwa nipo shimoni. Na nisisumbuliwe isipokuwa kwa dharura ya kifo Ninatengeneza mazingira ya flow state Hapa ndipo ninapoteza, ninapopotea hisia za muda na kujikita kikamilifu kwenye kazi. Mara nyingi ninaweka muziki usio na maneno ambao unanisaidia unasaidia ubongo wangu kubaki kwenye mstari mmoja siri yangu kubwa ya kushughulika.

Kuna usemi unausema kuja kuwa jinsi unavyoanza asubuhi yako nivyo utakavyoisha siku yako yote. Kwangu mimi asubuhi si asubuhi mpaka harufu fulani mahususi ianze kusambaa jikoni kwangu. Kinywaji ninacho kipenda zaidi ambacho kimekuwa kama rafiki wa 30 Walifiki tatu katika kila mapambano ya mchana ni kahawa nzito ya viungo. Huu sio tu mchanganyiko wa kafeini na maji ni sanaa ni tiba na ni inji ni inayowasha akili yangu kwe upendo wangu wa kahawa haukuanzia jana na kumbuka nikiwa mdogo niliwaona wazee wakiketi kwenye mabaraza nyakati za asubuhi wakishikilia vikombe vidogo vya kauri huku mvuke ukipa. Wakati huo siku elewa ni kwanini walikuwa na shauku hiyo. Lakini nilipofika tu uzima na kuwanza kumbana na majukumu mazito niligundua kuwa asubuhi na itadi jaraja. Na laa kufukisha kutoka kwenye ulimwengu wandoto kuelekea kwenye uhalisia wa majukumu Nilianza na kahawa ya kawaida Lakini kadri muda ulevyopita nilianza kuongeza viungo nilijifunza kuwa kahawa inatabia ya kipeke inachukua ladha ya aathi ilio kotoka Nilipogundua uchawi wa kuongeza tangawizi mdalasani na iliki hapo ndipo nilipopata kilele chafuraha yangu ya asubuhi. Sehemu kubwa ya upendo wangu wa kinyuaji hiki inatokana na mchakato wa kukianda Mimi nisi muumini wa kahawaza papo kwa hapo, yaani zile za instant coffee ambazo wanamwaga tu maji na kuondoka. Kwangu, uandaaji wa kahawa ni kama taafakari, yani meditation. Ninaaza na kusaga mbegu. Napenda harufu ya mbegu za kahawa zinapopitia mashini ya kusaga. Ni harufu inayokuambia amka dunia inakusubili. Ya pili, na changanya viungo. Hapa ndipo sili ipo. Niinaweka ukipande kidogo chatangawizi mbichi kwa ajili ya kuamsha ko Kisha ninaongeza mdarasani kidogo kwa ajili ya harufu ya utulivu Nachembe za akili za iliki kwa ajili ya ladha ya kitropiki. Ya tatu ninaweka maji ya moto Kuna sauti masususi ya maji ya napochemka na kukutana na unga wa kahawa. Wakati huo, jiko langu lote linajua harufu ambayo hakuna pefu duniani inayoweza kui shinda. Mchakato huu unanifundisha uvumilivu unanifundisha kuwa vitu nzuli vinachukua muda na unanipa dakika tano za utulivu kabla ya kelele za simu za barau pepe kuanza Utone la kwanza linapoguza ulimi wangu ninaanza kuhisi mabadiliko kahawa ya viungo inasafiri ladha Inasafiri ya ladha Kwanza unapata ule ukali na chungu kidogo wa wakahawa yenye bloodness Kisha tangawizi inakuja na msisimuko wa joto unaochokoza koo Mwishowe mdalasani unaacha ladha tamu ya asili inayokaa mdomoni kwa muda mrefu Kinyuaji hiki hakibebeshi ulimi wa sukari nyingi au maziwa mazito mimi huinywa ikiwa nyeusi napenda usalisia wake Inanipa hisia ya kuwa mkweli kwangu mwenyewe Nikinyuaji cha kishuja Hakijifichi nyuma ya vionja vingine vya bandia Siwezi kupuuza faida za kibayolojia Kafeini iyo iliopo kwenye kahawa ni kama mafuta kwenye injini iliokuwa imezima ndani ya dakika kumi na tano kabla ya kikombe changu cha kwanza Ninaanza kuhisi ugumu wa usingizi ya ukiondoka akili yangu inaanza.

Ninapozungumzia nguvu zangu kazini, sizungumzii tu sifa zilizoandikwa kwenye wasifu wangu bali, nazungumzia mfumo wa utendaji ambao nimeujenga kwa miaka mingi Kupitia makosa, mafunzo na ushindi Kwangu mimi, kazi si sehemu ya kufika na kuondoka ni uwanja wa kutengeneza matokeo Zifuatazo ni nguvu za zangu zinazofanya niwe rasilimali ya kipekee katika ofisi yoyote nguvu yangu ya kwanza ni ya msingi ni uwezo wa kutazama matatizo si kama vikuazo mbali kama fumbo Linalosubiri kuteguliwa katika mazingira ya kazi, changamoto hazikosekani Lakini tofauti yangu na wengine ni namna ninavyozipokea Sina tabia ya kupaniki, dhoruba inapotokea Kabla yake, mimi hutumia mbinu ya uchambuzi kwa kina Ninavunja tatizo kubwa kwa vipande vidogo vinavyoweza kushughulikiwa Kwa mfano, ikiwa mradi unakwama, sitafuti nani wa kulaumu Ninatafuta wapi mfumo umefeli Wezo wangu wa kuunganisha nukta unanisaidia kuona hatari kabla hazijatokea na kutengeneza mikakati ya kuizuia Hii inawapa viongozi wangu amani na moyo wa kujua kuwa nikikabithiwa jambo litapata ufumbuzi kazi ni watu na watu huunganishwa na mawasiliano nguvu yangu kubwa siyo kwenye uwezo wa kuelekea, kueleza mawazo, magumu kwa lugha rahisi inayoeleweka na kila mtu. Kwanzia kwa ufundi hadi kwa mkurugenzi mkuu. Mimi si muumini wa mawasiliano ya upande mmoja. Nguvu yangu ni kuwa msikilizaji makini. Ninaamini kuwa ni ile uwezo kutoa maelekezo sahihi lazima uelewe mahitaji ya wengine kwanza katika vikao, mimi ndiye ninayehakikisha kuwa kila mtu yuko kwenye ukurasa mmoja uwezo wangu wa kuandika ripoti fupi yenye mashiko na zinazochochea utafuku hatua umekua nyenzo muhimu katika kurahisisha maamuzi ya kiofisi mawasiliano yangu yanajenga daraja la uaminifu kati ya idara mbali mbali dunia ya sasa ya kazi imebadilika kwa kasi ya ajabu Leo tunatumia mfumo huu, kesho tunakuja mwingine nguvu yangu kubwa ni uwezo wa kujifunza kusahau na kujifunza tena kaa kwa haraka sana Sina uwoga wa teknolojia mpya au mabadiliko ya kimfumo pale wenzangu wanapopata kizungumizi kwa kubadilika Mimi huwa mstari wa mbele kufanya majaribio na kuwaonechesha wengine njia ustahimilivu wangu unajidhihirisha upande pale miradi inapochelewa au bajeti inapopunguzwa Badala ya kukata tamaa, mimi ni bingwa wa kufanya mengi kwa kidogo Nina uwezo wa kukabili na tija hata katikati ya mabadiliko makubwa ya kiuongozi au kimukakati Hata kama sina cheo cha manager, mimi ni kiongozi wa vitendo nguvu yangu hapa ni intelijensi ya kihisia Ninatambua kuwa nyuma ya kila barua pepe au ripoti kuna binadamu mwenye hisia, changamoto na motisha zake Ninajua jinsi ya kuwatia moyo wenzangu wanapokuwa wamechoka Ninajua jinsi ya kutoa feedback ya ukosowaji bila kumvunja mtu moyo bali kumjenga Ninamuumini wa mafanikio ya pamoja Ninaamini kuwa ukitaka kuenda haraka na tembea peke yako Ukitaka kuenda mbali naenda na wenzako nguvu yangu.

Ninapoulizwa kama ninapenda kupika, jibu langu huwa siyo ndiyo rahisi kwa kawaida Badala yake, jibu langu ni kuwa kupika ndiyo lugha yangu ya siri ya upendo na njia yangu kuu ya kupata utulivu wa nafsi kwangu mimi jiko sio tu chumba cha kuandalia chakula ni maabara ya ubunifu ni kituo cha kitiba na ni madhabahu ambayo viungo mbalimbali vina sujudu ili kutengeneza kitu kimoja chenye maana chakula maisha ya sasa yamejawa na purukushani nyingi kelele za simu na shinikizo la kazi katika mazingira haya, jiko ndilo kimbilio langu Ninapoanza kukata vitunguu nikisikia sauti ile ya kisu ikigonga ubao wa kukatia akili yangu inaanza kutulia, kuna kitu cha ajabu cha na cha kishairi kuhusu mchakato wa maandalizi. Ninapotumia mikono yangu kuandaa unga wa ngano au kusaga viungo kwenye nyama ninahisi kuunganishwa na uhasilia katika dakika hizo, sifikirii barua pepe ambazo sijajibu au matatizo ya kesho. Ninawaza tu kuhusu uwiano wa chumvi, harufu ya thumu, na rangi ya mboga mboga kupitia kupika kuna nilazimisha kuwa hapa na sasa. Ni aina ya kutafakari ambayo mwishowe inatoa matokeo yanayoweza kuliwa. Watu wengi huchora kwenye turubai, wengine huandika mashairi lakini mimi huchora kwenye sufuria. Kupika kunanipa uhuru wa kuwa mbunifu ambao siwezi kuupata kwingine. Ingawa nina heshimu vitabu vya mapishi. Maranyingi mimi hutumia kama muongozo. Tu na sio sheria, ninapenda ule mchezo wa majaribio, je nikiongeza mdalasini kidogo kwenye mchuzi huu wa nyama itakuwaje, au je, tunda la embe linaweza kuleta ladha gani kwenye saladi hii. Kupika kunanifundisha ujasiri, kunanifundisha kuwa kosa la chumvi kuzidi, linaweza kurekebishwa kwa kipande cha viazi na kwamba siri ya chakula kitamu haipo kwenye viungo ghali, bali kwenye muda na umakini ulioweka Kila sahani ninayopakua ni hadithi mpya iliyoandikwa kwa moto na viungo moja ya sababu kuu zinazo nifanya nipande nipende kupika ni uwezo wake wa kuunganisha watu. Katika utamaduni wetu, chakula ni zaidi ya nishati ya mwili, ni ishara ya ukarimu na upendo. Ninapompikia mtu, ninampa sehemu ya maisha yangu, ninampa muda wangu, juhudi zangu na fikra zangu. Hakuna kitu kinachonipa furaha ya dhati kama kuona tabasamu la mtu inayongoja Anapoonja kijiko cha chakula cha kwanza cha chakula nilichompakulia. Kwa sasahivi, ukiona marafiki au familia wakikaa pamoja mezani wakizungumza na kucheka huku wakishiriki sahani niliyoandaa ndiyo tuzo yangu kubwa. Kupika kuna nipa nafasi ya kuhudumu ya kuhudumia wengine. Ni namna yangu ya kusema na kujali. Pole kwa uchovu wa leo au karibu nyumbani bila kutumia maneno kupenda kupika kumenifanya niwe na uhusiano wa karibu na ardhi. Siku hizi, watu wengi wamezoea vyakula vya makopo au vya haraka, kiasi kwamba wamesahau asili ya chakula. Ninapopika ninapata fursa ya kuchagua mboga mbichi, kugusa udongo uliyokuwa kwenye viazi na kunusa ukweli wa asili. Hali hii imenifanya niwe na nidhamu ya afya. Ninajua kiasi cha mafuta, sukari na chumvi kinachoingia mwilini mwangu. Kupika kunanipa mamlaka juu ya afya yangu Kuna heshi.

Ninapozungumzia kuboresha michakato ya kazi sing Zungumzii tu kufanya kazi kwa haraka Ninazungumzia kuondoa vikwazo kupunguza upotevu wa rasirimali na kutengeneza mazingira ambapo kila sekunde na kila juhudi inaleta thamani hasili Kwangu mimi, mchakato mbuvu wa kazi ni kama kuvunja kuvunja kwa mali kwenye bomu Hata kama unatengeneza shinikizo la maji, bado mengi yanapotea njiani Hapa ndipo ninav ndivyo ninavio ninavyofanya ili kuziba matundu haya na kuimarisha utenda kazi Kabla sijaanza mabadiliko yoyote, mimi huanza kama m ka huanza kama mpelelezi hue huwezi kuboresha kitu usichokielewa vizuri Ninatumia muda wangu wa kwanza kutazama mchakato mzima kuanzia mwanzo hadi mwisho ile tunayoita process mapping Ninajiuliza maswali muhimu Kwanini hatua hii inachukua saa nne wakati inaweza kuchukua dakika ishirini Je, kuna hatua zinazo zinazo jirudia zisizo na ula ulazima na ni wapi kazi inakwama zaidi Malanyingi nimegundua kuwa michakato mingi imepitwa na wakati. Inafuata Inafuatwatu kwa sababu ndivyo tulivyo zoea kufanya. Nguvu yangu hapa ni uwezo wakuhoji mahali ilio ilio iliopo. Yani challenging the status quo bila kuonekana mjuaji mbali kama mtu anaitafuta urahisi kwa ajiri ya wote Baada ya kuelewa mchakato ninafuata kanuni zangu kuu za ya hatua tatu ya kwanza ni kuondoa yani kueliminet Hii ndio hatua yangu zya yangu ya hatua ngumu zaidi lakini yenye tija zaidi Ninatafuta ripoti ambazo haziwa hazi haziswawi na mtu miku mikutano ambayo ingeweza kuwa baruapepe na siya nasaini Nne zinazohitajika wakati mbili zinatosha Ikiwa hakatua haileti thamani kwa mteja au kwa ubora wakazi, ninapendekeza iondolewe Yapili ni kurahisisha, yani kusimplify hatua ambayo ni lazima ziwepo natafuta namna ya kuzifanya ziwe rahisi Hii inaweza kua kumaanisha kutengeneza yani templates za kazi kusan Kusanifu mio miongozo ya wazi au kupunguza idadi ya programu zinazotumika kukamirisha kazi moja na ya tatu ni kuoto kutamatisha, yani ku-automate Hapa, ndipo teknolojia inapoingia Ikiwa kuna kazi inayofanywa kwa kurudia kurudia, yani repetitive tasks kama vile kuingiza data, kutumia vikumbusho au kupiga ratiba Ninatafuta zana ya kidigitali za kufanya kazi hiyo Lengolangu ni kuwaacha binadamu afanye kazi inayohitaji ubongo na kuruhusu mashini ifanye kazi ya mikono michakato bora zaidi duniani utash u mchakato bora zaidi duniani utashindwa ikiwa watu wanaotumia hawaja hawaja upokea wajaupokea ni imejifunza kuwa maboresho si amri kutoka juu, mbali ni ushirikiano Wakati wakuboresha mchakato nina ashi nin ninaishirikisha timu yangu tangu mwanzo Nina wauliza ni nini nin ni nini kinachoku pare kero zaidi katika sikuya siku yako ya kazi na kama ungekuwa na mpimbu ya kichwa ungebadilisha nini hapa nawa na wapona wokua mabadiliko ninayopendekeza ya napunguza mzigo wao na kufanya waonekane wenye tija zaidi wanakua mabwal mabalozi wa mabadiliko hayo nguvu yangu ya mawasiliano na intelligence ya kiisia inanisaidia kuvunja upu upinzani dhidi ya mabadiliko na kuleta hamasa ya pamoja siamini Siamini kukatika mabadiliko makubwa ya gafra ambayo ya navuruga kila mtu Badala yake ninafuata falsa.

Ninapozungumzia ushirikiano, simaanishi tu watu kufanya kazi katika ofisi moja au kutuma barua pepe kwa kila moja. Kwangu mimi, ushirikiano wa kweli ni hali ya kiroho na kiakili ambapo kila mwanachama wa timu anahisi kuwa mafanikio ya mwenzake ni mafanikio yake. Na kushindi kwa mwenzake ni kushinda kwake. Mimi sihimizi ushirikiano kwa amri nauhimiza kwa kutengeneza mazingira imani na utamaduni Hivyo ndivyo ninavyofanya huwezi kuwa na ushirikiano bila uaminifu hatua ya kwanza ya siku zote ni kutengeneza mazingira ambayo watu wanahisi salama kisaikolojia Ninahimiza washiriki wa timu yangu kuwa na ujasiri wa kusema sijui nimefanya kosa au nahitaji msaada bila kuogopa kuhukumiwa au kuonekana dhaifu Mimi kama kiongozi wa mhamasaji huanza kwa kuonyesha dhaifu wangu mwenyewe Ninapokiri makosa yangu mbele ya timu Ninawapa wengine ruhusa ya kuwa binadamu uaminifu huu unapoimarika kuna kuta za ulinzi zinashuka na watu wanaanza kusaidiana Kwa dhati badala ya kushindana kwa sili ushirikiano wa mara nyingi hukwama kwa sababu kila mtu anavuta upande wake ili kuhimiza ushirikiano ninahakikisha kuwa kila mmoja anaelewa kwa nini tuko hapa. Ninatengeneza kila kile kinachokiita nyota ya kaskazini. Lengo kuu ambalo liko juu ya malengo ya mtu binafsi au idala. Ninapoketi na chimu, ninawaonyesha jinsi kazi ya mhasibu inavyoathiri kazi ya muuzaji na jinsi huduma kwa wateja inavyotegemea juhudi za fundi Ninawafanya waone picha kubwa Ninawapoelewa kuwa sote tu kwenye meli moja kuelekea bandari moja. Hitaji la kushilikiana linakuwa la asili na sio la kulazimishwa. Hatupigani sisi kwa sisi. Tunapigana na changamoto ili kufika kufikia lengo letu. Mawasiliano ndiyo damu inayotiririka ndani ya timu. Mimi huimiza usilikiano kwa kuweka mfumo wa mawasiliano ambao ni ya wazi kwa kila moja Sipendi siri za kiofisi Zinazotengeneza makundi makundi ya huddle Ninapenda mikutano mifupi Kwa ya asubuhi ambayo kila mtu anasema anafanya nini na wapi na anahitaji msaada Hii inazuia watu kufanya kazi kwenye vifaru ya pili kusikiliza kwa makini. Ninawafundisha washiliki wa timu yangu sanaa ya kusikiliza. Mala nyingi watu husikiliza ili wajibu, lakini mimi nawahimiza wasikilize ili waelewe. Tunapoelewana migogoro inapungua na ushirikiano unaongezeka nguvu ya atiba yoyote huongezeka pale inapoweza zaidi ili kuhimiza ushirikiano, mimi sihisi tu kusifu matokeo ya mwisho mbali nasifu tabia ya ushirikiano Ikiwa mwanachama mmoja alitumia saa zake za zaidi kumsaidia mwenzake aliyekua amekwama, mimi nitalitambua hilo mbele ya timu nzima. Nita ninataka watu wajue kuwa katika timu yangu shujaa sio yule anayeng'ara peke yake. Mbali ni yule anayewafanya wenzake wang'are. Tunapofika lengo sifa zinaenda zinaenda kwa timu. Sio kwa kiongozi au timu mmoja hiyo inawapa watu motisha ya kuendelea kusaidiana.

Ninapopumzika mapumziko ya mchana, sizungumzi tu kitendo cha kuweka kijiko mdomoni na kumeza chakula kwangu, kwangu mimi saa moja ya mchana ni kituo cha kucharge. Yali charging station, hii ni ule mpaka unawotengenee unaotenganisha kupurukusha kupurukushani za asubuhi na umakini wa mchana. Ikiwa sita hutumia wakati huu kwa nithamu, nusu ya siku yangu ya pili hua ni ya kuchosha na isio na tija. Hapa kuna mchakato wangu wa hatua kwa hatua ninao ninao ufuata kila siku. Hatua ya kwanza na muhimu zaidi inayofanya mchana unapotimu nikujije kujitenga na kila kitu kinachohusiana na kazi yaki kidigitali. Mimi ni muumini wanathari inayosema kuwa akili haiwezi kupumzika ikiwa bado inangalia sikrini ile ile iliokua ikiangalia asubuhi. Ninazima kompyuta, nina ninafunga programu zote kwa kuzima sikrini Yapili, ninaweka simu mbali simu yangu inakaa kwenye draw au inageuzwa chini Sitaki kuona arifa za barua pepe wala ujumbe wa whatsapp na ya tatu nikuhamia kuhama mazingira Ikiwezekana natoka mja ya ofisi au meza yangu ya kazi Ikiwa nitakula kwenye meza niliofanyia kazi, ubongo wangu hautajua kuwa mapumziko yameanza. Hakuhama, mazingira ni ishara ya mfumo wangu wa never hukuwa, sa sasa tuko salama. Tunaweza kutulia. Ninachokula mchana ni ninachokula mchana kinaa kinaamua kama nitalala ofisini, saa tisa au nitakuwa na nguvu ya ajabu. Nimejifunza kuwa, makosa kuu makosa kuwa vyakula vizito vyenye wanga mwingi na sukari vinanani vinaniu vinaniua nguvu. Mimi huchagua chakula high, yani ile tunayesema living food. Napenda mboga mboga kwa wingi. Proteini kiasi na mafuta yenye afya kama parachichi. Lengo langu nikupata nishati ya kudumu. Yani sustained energy. Badala ya nishati ya ya mlipuko inayofuatiwa na uchovu. Wakati wakula, ninafuata kanuni ya mindful eating. Sinunui chakula na kuwanza kukimeza haraka. Huku ni kitembea Ninakula taratibu Ninakihisi labda Ninakihisi latha ya kila kiungo ni hii inanisaidia mnyengenyo wa chakula na kuipa akili yangu nafasi ya kutambua kuwa mwili unahudumiwa Baada ya kula Jambo ambalo siwezi kuacha ni kutembea kidogo Mimi husema kuwa miguu ikitembea mawazo ya natiririka kutembea kwa dakika 15 au 20 nje ya jengo kunanipa hewa safi na mwanga wajua Nisehemu muhimu ya mapumziko yangu mazoezi haya mepesi yanasaidia kusukuma damu na oksijeni kwenye ubongo Wakati nikiwa nje, ninafanya kitu kinachoitwa Observation Walk Sitazami simu, badala yake, natazama miti, natazama watu wa wanavyopishana, nasikiliza sauti za ndege au hata kelele za nje. Mimi, hii inaitwa ewe walk, kitendo cha kutafuta vitu vidogo vya kustajabisha. Hii inatafuta uchoo inafuta uchovu wa uwazim wa uuamuzi, yani decision fatigue. Niliyoupata asubuhi na kuweka nafsi ya ubunifu mpya. Wakati mwingine, ikiwa siko kwenye hali ya kutembea sana, mimi hutumia nusu ya pili ya mapumziko yangu kukulisha akili yangu na kitu kisichohusiana na kazi yangu ya kila siku. Naweza kusoma katibu cha simulizi, yani novel, ama makala ya kihistoria au kusikilizi.

Wasi wasi kwangu si ugeni. Ni hali inayokuja bila udi. Mara nyingine inajificha nyuma ya mawazo ya itakuwaje au nikifeli itakuwaje. Katika miaka yangu ya ukuaji, nimejifunza kuwa huwezi kupigana na wasi wasi kwa nguvu za kijeshi. Unapaswa kushughulikia kwa upole, hekima na mbinu za kimkakati Ninapohisi ule uzito kifuani na mapigo ya moyo kuanza kuenda mbio, hivi ndivyo ninavyofanya wasi wasi huanzia mwilini kabla hujatulia akilini hatua yangu ya kwanza ni kutua, yani grounding Ninawacha kila kitu ninachofanya Ikiwa nimesimama ninakaa Ikiwa niko ndani, ninafungua dirisha ili kupata hewa safi Ninatumia mbinu ya upumuaji, inayoitwa box breathing Ninavuta pumzi kwa sekunde nne, ninashikilia kwa sekunde nne, ninaitoa kwa sekunde nne inahakikisha ninasubiri kwa sekunde nne kabla ya kuanza tena Hii sio tu mbinu ya kisaikolojia ni sayansi Inauambia mfumo wangu wa hewa kuwa hakuna simba anayenikimbiza na kwamba niko salama Kila pumzi ninayovuta ninajiona nikivuta amani na kila ninayotoa inajiona nikitoa sumu ya hofu wasi wasi mara nyingi hatutoa kwenye wakati uliopo na kupeleka kwenye wakati ujao wenye kutisha Ili kurudi hapa na sasa Ninatumia hisia zangu tano vitu tano ninavyoweza kuviona Yaani natafuta vitu kama rangi ya ukuta, mti, ulio nje, kiti, picha, au hata miguu yangu. And then natafuta vitu nne vinavyoweza kuviguza. Sasa hizo ni kama nguo niliyovaa, ubaridi wa hewa, nywele zangu, au ardhi chini ya miguu yangu. Tena narudi kwa vitu tatu ninavyoweza kuvisikia. Sauti ya feni, magari, yanayopita au mlio wa ndege Narudi kwa vitu miwili ninavyoweza kuvinusia Harufu ya kahawa au harufu ya karatasi za kitabu ya mwisho narudi kwa kitu kimoja ninachoweza kukionja ladha ya maji au hata mate yangu Zoezi hili rahisi lina nguvu ya ajabu ya kufungua mdomo wa wasi wasi na kunikumbusha kuwa kwa sasa kila kitu kiko sawa Wakati wasi wasi unapotulia kidogo ninaanza kuchambua kifikira Ninajiuliza je, hiki ninachohofia ni kweli au ni hadithi ninayojitungia Nimegundua kuwa asilimia tisini ya mambo ninayohofia hayajawahi kutokea Ninachukua kalamu na karatasi na kuandika kila kitu kinachonipa wasi wasi Kuna nguvu ya ajabu katika kutoa wasi wasi kutoka kichwani na kukihamisha kwenye karatasi Unapokuwa kwenye karatasi unakuwa kitu kidogo unachoweza kukitazama kwenye jicho la tatu Ninagawanya wasi wasi wangu katika makundi mawili mambo ninayoweza kuyadhibiti, hapa naandika hatua ndogo za kwanza za kufanya. Na ya pili ni mambo nisioyaweza kuyadhibiti. Hapa ninafanya zoezi la kuwachia, ya ni kusarenda. Ninapokuwa na wasi wasi mwili wangu unajaa nishati ya kolesteroli. Inayohitaji kutolewa. Ikiwa nitakaa sehemu moja na shati hiyo itanila kutoka ndani Hivyo mimi hutoka nje na kutembea kwa haraka Si kutembea kwa matembezi tu mbali kutembea kwa dhumuni la kutoa nishati hiyo.

Ninapofumba macho na kufikiria msimu ninaopenda, akili yangu haiendi kwenye jua kali la kiangazi au ubaridi mkavu wakipukue Badala yake, ninasikia sauti ya kwanza ya radi kwa mbali na harufu ya kipekee ya ardhi kavu inayopokea matone ya kwanza ya maji. Huu ndio msimu wa mvua, wakati ambao bingu na nchi zinafanya mazungumzo ya karibu zaidi. Hakuna harufu duniani inayoweza kushinda kile kinacho itwa Petrocha, ile harufu ya udongo baada ya mvua kuanza kunyesha. Kwangu mimi, hii ndiyo harufu ya matumaini. Baada ya miezi kadhaa ya jua, kali, vumbi na mimea ilionyauka, harufu hii inatangaza kuwa mateso yameisha. Ninapovuta pumzi hii ndani nahisi kama seli zangu zote zinaamka. Ni harufu inayokumbusha asili yetu. Inatupa ishara kuwa ardhi sasa iko tayari kuzaa na kutulisha ni harufu inayotuliza wasiwasi, wanafsi na kunifanya nihisi kuwa Hata maisha yangu yakipitia kipindi cha ukame Mvua itakuja tu na kunawirisha kila kitu tena mabadiliko ya ya mandhari katika wakati wa msimu wa mvua ni kama miujiza unaotokea mbele ya macho yako ndani ya wiki moja tu baada ya mvua kuanza milima inaonekana inayokuwa na rangi ya kijivu na kahawia inabadilika na kuwa kijani kibichi cha zumaridi Yani emerald green Mimi ni mpenzi wa asili na kuona mti ikitoa machipuzi mapia, kuna nifundisha somo la ustahimilivu mimea haikuwa wakati wa ukame, ilikuwa imelala tu, inasubiri wakati wa hame huwa mabadiliko ya rangi unanipa amani ya kisaokolojia rangi ya kijani inajulikana kisayansi kuwa inatuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo Kuchembea kwenye bustani au poli inalo nona kwa majani muanana na ni tiba ya bure ambayo msimu huu unazawadia Msimu wa mvua una orotha ya nyimbo, yani playlist, bora zaidi duniani Napenda sauti ya mvua inapogonga paa la bati au inapomwagika kwenye maji makubwa ya migomba. Sauti hii inaitwa white noise na ina uwezo wa ajabu wa kuufunga mdomo wa mawazo ya nayopiga kelele kichwa ni mwangu. Usiku, sauti ya vyura na wadudu wengine, wanao ibuka na mvua inatengeneza orchestra ya akili. Sauti hii inanikumbusha kuwa mimi nisehemu ya mfumo mkubwa wa maisha. Wakati wa mvua, ulimwengu unanyamaza. Watu wanajificha ndani na asili inapata nafasi ya kuzungumza kwa sauti kuu. Huu ndio muda wangu bora wakusoma vitabu, kuandika au kufanya tafakari ya kina nikiwa nimeshika kikombe cha chai ya moto. Upendo wangu kwa msimu huu unachochewa pia na kile ninachotaka jikoni Msimu wa mvua una viungo vyake mahususi ni wakati wa mahindi ya kuchoma au kuchemsha Wakati wa mboga na matunda yenye maji mingi Kuna ladha ya kipekee inayopata, unapokula chakula cha moto wakati nje kukiwa na ubaridi wa mvua mazingira haya yana yana tengeneza hali ya ukaribu, yani intimacy familia zinakaa pamoja zaidi, watu wanashirikiana mablanketi na hadithi Chakula kinakuwa na maana zaidi ya kwasababu kina ashiria usalama dhidi ya nguvu za asili zilizo.

Ninapo fumba macho na kufikiria msimu ninao upenda, akili yangu huenda kwenye jua kali la kiangazi au baridi mkavu wa ku kiupepo. Badala yake, ninasikia sauti ya kwanza ya radi kwa umbali na harufu ya kipekee ya ardhi kavu inayopokea matone ya kwanza ya maji. Huo ndiyo msimu wa mvua, wakati ambao mbingu za nchi zinafanya mazungumzo wa karibu zaidi Hakuna harufu duniani inayoweza kushindana na kile kinacho itwa Petrocha ile harufu ya udongo baada ya mvua kuanza kunyesha Kwangu mimi, hii ndiyo harufu ya matumaini Baada ya miezi kadhaa ya jua kali, vumbi na mimea kuyayuka, harufu hii inatangaza kuwa mateso yameisha. Ninapovuta pumzi hii ndani nahisi kama seli zangu zote zina amka. Ni harufu inayo nikumbusha asili yetu. Ninatupa ishara kuwa, ardhi sasa iko tayari kuanza kutulisha. Ni harufu inayotuliza wasiwasi, wa nafsi na kunifanya nihisi kuwa hata maisha yangu yakipitia kipindi cha ukame, mvua itakuja tu na kuahirisha kila kitu tena. Inanifundisha kuwa baada ya kipindi kirefu cha kutoa, sasa ni wakati wa kupokea. Mabadiliko ya mandhari wakati wa msimu ya mvua ni kama miujiza unautokea mbele ya macho yako. Ndani ya siku chache tu, baada ya mvua kuanza, milima iliokuwa na rangi ya kijivu na kahawia inabadilika na kuwa kijani kibichi cha zumaridi. Mimi ni mpenzi wa asili. Kuona mti ikitoa michipukizi mapya kunanifundisha somo la ustahimilivu. Mimea haikufa wakati wa ukame. Ilikuwa imelala tu ikisubiri wakati wake huu mbadiliko ya rangi inanipa amani ya kisaikolojia Rangi ya kijani inajulikana kisayansi kuwa inatuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo kutembea kwenye bustani ya au poli linalo ona kwa majani mwanana ni tiba ya bure ambayo msimu huu unatuzawadia Kila jani jipya ni kushindi kuwa uhai unashinda kifo kila wakati. Msimu wa mvua una orodha ya nyimbo, bora zaidi duniani. Ninapenda sauti ya mvua inapogonga paa la bati au inapomwagika kwenye maji makubwa ya migomba. Sauti hii inaitwa white noise, ina wezo wa ajabu wa kufuza mdomo wa mawazo na yanayopiga kelele kichwani mwangu usiku, sauti ya vyura na wadudu wengine yanayoibuka na mvua inatengeneza kwa orchestra ya asili sauti hizi zinanikumbusha kuwa mimi ni sehimu ya mfumo mkubwa wa maisha Wakati wa mvua, ulimwengu unanyamaza, watu wanajificha ndani na asili inapata nafasi ya kuzungumza kwa sauti kuu. Huu ndiyo muda wangu bora wa kusoma vitabu kuandika au kufanya tafakari za kina nikiwa nimeshikilia kikombe cha chai moto. Ni wakati ambao upweke hauna maumivu, mbali una utulivu. Upendo wangu kwa msimu huu unachochewa pia na kile kinacho kinachotoka jikoni Msimu wa mvua una viungo vyake muhususi ni wakati wa mahindi ya kuchoma, viazi, vitamu na matunda yenye maji mengi Kuna ladha ya kipekee inayopata unapokula chakula cha moto wakati nje kukiwa na ubaridi wa mvua mazingira haya yanatengeneza hali ya ukaribu familia zinakaa pamoja zaidi watu wanashirikiana, mablanketi na hadithi Chakula kinakua na maana zaidi kwa sababu kina anzisha kina ashiria usalama dhidi ya nguvu za asili zilizoko nje Msimu huu wa kurudisha joto ndani ya nyumba na ndani ya mioyo yetu Zaidi ya mandhari na halala nina uhusiano wa kiroho na msimu huu Msimu wa mvua unanifundisha kuhusu mazungumzo na maisha Unanikumbusha kuwa.

Umeme unapokatika ghafla, kuna sekunde chache za mstuko, sauti ya feini iki inazimika, mwanga wa kompyuta unapotea na jokovu inatoa mlio wa mwisho kabla ya kunyamaza tuli. Katika ulimwengu unaotegemea umeme kwa kila kitu, hali hii inaweza kuleta wasiwasi lakini kwangu mimi, huu ni mwanzo wa itafiti itifaki yangu ya kurudi kwenye asili. Hivi ndivyo ninavyofanya ili kugeuza kero hii kuwa fulsa ya kipekee. Hatua ya kwanza siyo kulalamika wala kutafuta simu ili kuangalia mitandao ya kijamii. Badala yake, mimi hutulia kwa kuruhusu macho yangu yazoeane na giza. Huu ni wakati wa kutumia hisia nyingine zaidi ya kuona. Ninatafuta tochi yangu au mishumaa iliowekwa mahali mahususi kwa dharula kama hizi. Kuna kitu cha kichawi kuhusu mwanga wa mshumaa, mwanga huu unabadilisha anga ya nyumba kuta zinaanza kucheza na vivuli na chumba kilichoonekana kuwa na utulivu nasili Ninapowasha mishumaa ninaona kama nimefungua ukurasa wa kitabu cha historia ambapo babu zetu waliishi maisha ya pole pole na yenye maana zaidi Mwanga wa mshumaa haumizi macho Inakuandalia utulie katika katikati ya umeme ni digital detox na ya lazima Mara nyingi mimi huzima simu yangu na huiweka mbali bila interneti na bila uwezo wa kuchaji vifaa Ninalazimika kuacha ulimwengu wa nje na kuanza safari ya kuingia ndani ya nafsi yangu ku huu ndio wakati ambao mimi hufanya tafakari za giza Ninaketi kwenye kiti changu nikiwa nimezungukwa na ukimya katika ukimya huu ninaanza kusikia sauti ambazo huwa zisikiki sauti ya pumzi yangu, mlio wa wadudu nje ya dirisha na hata sauti ya upepo unaocheza na mapazia. Huu ni wakati wa kufanya thamini ya maisha yangu. Ninajiuliza, je, niko wapi? Naenda wapi? Ni nini muhimu kwangu? Umeme unapozimika uwezo wangu wa kuona ndani unawaka. Ikiwa nipo na familia au marafiki ka wakati umeme umekatika Hapo ndipo mahusiano yetu yanapozaliwa upya, bila kulaniga, tunavuruga na bila kila mtu kuinama kwenye simu yake Tunalazimika kutazamana nyuso za kila moja tunaanza kusimuliana hadithi Tunazungumzia kumbukumbu za utotoni Ndoto zetu na siri ambazo mara nyingi tunashindwa kuzisema tukiwa na kelele za redio Tunacheza michezo ya maneno au tunaimba nyimbo za pamoja katika giza, sauti ya binadamu inakua na uzito zaidi Tunajifunza kuwa mwezi siyo tu mtu unaowaka nae mbali ni roho unayoweza kushirikiana nayo katika hali yoyote kukatika kwa umeme kunavunja kuta za upweke Zilizojengwa kwa teknolojia Ikiwa ni wakati wa mchana au nina mwanga wa tochi wa kutosha, mimi hutumia wakati huu kusoma vitabu vya karatasi Kuna tafauti kubwa kati ya kusoma kwenye tableti na kusoma kitabu halisi Ninapopindua karatasi, nikihisi harufu ya karatasi na wino Ninahisi kama ninafanya mazungumzo ya ana kwa ana na mwandishi bila kelele za arifa, yaani notifications za simu umakini wangu unakua mkubwa mara dufu Ninaweza kusoma sura moja na kuielewa kwa undani kuliko ningesoma sura mia tano nikiwa na vurugu ya za umeme Kitabu vitabu vinakuwa kimbilio langu la kiakili.

Ninapoulizwa kama nina ndege nyumbani tabasamu pana uonekana usunimu wangu kabla hata sijajibu. Ndiyo, nina ndege na kwa kweli siwaoni kama wanyama wakufugwa. Two, mbali na waona kama washirika wangu wa maisha na walimu wangu wa kila siku wa falsafa ya uhuru na furaha Kwangu mimi, nyumba bila sauti ya ndege ni nyumba isiyokosa muziki wa asili. Watu wengi ufikiria mbwa au paka wanapofikiria mnyama wakufugwa nyumbani Ingawa na wapenda wanyama hao, ndege wanavuto wakipekee ambao unagusa upandi wangu wa ubunifu na utulivu. Nilitiwa msuko wa kufuga ndege kutokana na uwezo wao waajabu wa kuishi katika ulimwengu wa pande tatu, alfi hewa na vifuani mwitu. Ndege wangu ambao ni aina ya kasuku mdogo, yani lovebird, au mara nyingine cocktail, anarangi zinazoshinda uchoraji wa wote wabinadamu. Wanaona wakisafisha manyoya yao na kucheza na vichezeo vyao nitabia ya kisahikolojia. Wananikumbusha kuwa uzuli upo katika maelezo madogo ya asili mapenzi yangu kwa ndege huwanza alfajili hakuna haja ya kelele ya alamu nyumbani kwangu umeme wajua unapuanza kupenya mapaziani ndege wangu huanza kutoa sauti za chini chini ambazo huongezeka na kuwa wimbo wa furaha. Huu ni wimbo wa kuukaribisha muanga Jambo la kwanza ni lalofanya ni kuenda kuafunua na kuasalimia Kuna namna wanaviotikisa vituo vyao na kutoa sauti fupi za utambuzi unayosema, karibu kwenye siku nyingine ni natumia wakati huu kusafisha chombo chao cha maji na kuwapa ndege mbichi au vipande vya matunda wanao wakila kwa shauku kuna nifundisha shukrani Wananirithika kwa vitu vidogo na furaha yao haina masharti. Ndege ni viumbe wenye akili sana watu wengi hawajui kuwa ndege wanawezo wakuhisi hisia za binadamu Ninapokuwa na huzuni au chovu ndege wangu hukaa kimya na kunitazama kwa jicho moja la upande wake kwamba anajaribu kunisoma Mara nyingi huja na kusimama begani mwangu na kuwanza kunichana nywele zangu kwa mdomo wake Huni ushirikiano wa kipekee ingawa hawezi kuzungumza lugha yangu Tunalugha yetu ya ishara anajua sauti ya funguo zangu zinaporudi nyumbani na kuwanza kupiga kelele za furaha. Hali hii ya kupokelewa na kiumbe ambayo anajali uwepo wako tu bila ukujali umefanikiwa kiasi gani ofisini nifaraja kubwa sana kufunga ndege kumenipa somo ngumu la falsafa uhuru thidi ya usalama Ninajitahidi kwa tokuu kutowaweka kwenye viziba saa zote nyumbani kwangu imeandaliwa bad proof ili waweze kuruka na kwa uhuru undani ya nyumba kikubwa wakati wakitaka nikiwepo kuona ndege akiruka kutoka upande moja wa chumba kwenda mwingine kuna nikumbusha kuwa zote tumeumbwa kuruka kifikira na kihisia hata hivyo uhuru wao unakuja na wajibu wangu wa kuhakikisha mlango na madirisha vimefungwa ii meni.

Ninapoulizwa kama ninapenda hadithi za ajabu, jibu langu ni ndiyo kubwa inayotoka ndani kabisa ya moyo wangu Kwangu mimi, hadithi hizi siyo tu njia ya kupitisha muda ni madirisha yangu yanaofunguka kuelekea ulimwengu ambao sheria za fikizia na mantiki ya kawaida haina mamlaka Ninazipenda hadiri za ajabu kwa sababu Zinaturuhusu watu wote watoto tena Wakati ambao bila kitu kiliwezekana na dunia ilikuwa imejaa majabu yasiyo pimika maisha ya kila siku yanaweza kuwa na ya kawaida sana. Wakati mwingine yenye kuchosha na yaliopangwa mno. Tunaamuka, tunafanya kazi, tunalipa kodi na kukula. Katika mzunguko huu, akili inaweza kuhisi kama imefungwa gerezani. Hadithi za ajabu iwe ni kuhusu viumbe wa ngano safari za kuenda sayari nyingine au miji iliozama chini ya bahari ndizo funguo za gereza hilo. Ninaposoma au kusikiliza hadithi za ajabu Ninasafiri bila kutumia nauli Ninaweza kuwa katikati ya vita vya majini au ninaweza kuwa nashuhudia mazungumzo kati ya binadamu na nyota Kutoroka huku siyo kukimbia majukumu mbali ni kuipa akili yangu likizo ili irudi kwenye uharisia ikiwa na nguvu na mtazamo mpya Nimegundua kuwa watu waliopata mafanikio makubwa duniani kama wagunduzi na wanasayansi mala nyingi walikuwa wapenzi wa hadithi za ajabu Kwa nini? Kwa sababu hadithi hizi zina kufundisha kuuliza Je, kama binadamu angeweza kupaa kama ndege Je, kama kuna ulimwengu mwingine ndani ya kio hadithi za ajabu zinapanua mipaka ya akili yangu Zinanifundisha kuwa, kile tunacho kiona leo kama haiwezekani kesho kinaweza kuwa uhalisia Zinanishawishi nifikilie nje ya sanduku Yani to think outside the box na kutafuta suruhisho la matatizo kwa njia ambayo wengine hawajawahi kufikiria ubunifu wangu unastawi katika mazingira ya ajabu Jambo moja ambalo watu wengi hawalitambui ni kwamba hadithi za ajabu mara nyingi ni njia ya kuzungumzia masuwala mazicho ya kijamii na kisaikolojia waandishi wa hadithi hizi hutumia majini, miungu au teknolojia ya ajabu kufundisha kuhusu ukarimu, tamaa, ujasiri na upendo Ninapozisoma, ninajiona mimi mwenyewe, ninajifunza jinsi shujaa anavyokabiliana na jako Ninajifunza kuhusu manthari ya tamaa kupitia hadithi za watu waliotaka nguvu za ajabu na kuishia kupoteza nafsi zao hadithi za ajabu ni mafumbo yanayotufundisha kuwa binadamu bora katika ulimwengu huu wa kawaida kupitia mifano ya ulimwengu usio wa kawaida. Sisi kama Waafrika, tuna utajiri mkubwa wa hadithi za ajabu zilizopokelewa kutoka kwa babu zetu. Hadithi kuhusu miti inayozungumza milima yenye roho na wanyama wenye hekima ninazipenda hadithi hizi kwa sababu zinaniunganisha na mzizi wangu Zinanifundisha kuwa binadamu siyo buwana wa kila kitu Sisi ni sehemu ya mifumo mikubwa na yenye sili nyingi hadithi hizi zinajenga heshima yangu kwa asili Zinaniambia kuwa kuna nguvu za uzuri katika mambo tusieyaelewa.

Kukamilisha kazi kwa wakati kwangu si swala la heshima. Heshima kwa mwajiri wangu, heshima kwa timu yangu na umuhimu zaidi heshima kwa neno langu mwenyewe. Ninaamini kuwa muda si rasilimali pekee ambalo huwezi kuizalisha tena mara inapopotea. Hivyo nimejenga itifaki madhubuti ya utendaji inayojumuisha hatua zifuatazo. Kabla sijaigusa kazi yoyote, ninaanza kwa kufanya uchambuzi wa kina. Kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya ni kuanza kazi bila kuelewa malengo ya mwisho. Mimi hujiuliza, ni nini kiwango cha ubora kinachohitajika? Muda wa mwisho halisi ni lini nirasilimali gani ninazohitaji ili nisionekane nimekwama katikati Ninatumia kanuni ya plan for 80 deliver for 100 Hii ina maana kwamba ninapanga kukamilisha kazi ndani ya asilimia themanini ya muda niliopanga Niliopangiwa. Ikiwa kazi itakawia kukamilika ndani ya siku tano mimi mimi nina pangia siku nne, siku hiyo ya tano inakaa buffer, yaani kushugulikia dharura au kufanya marekebisho ya dakika ya mwisho. Kazi kubwa inaweza kutisha na kusababisha uchelewesaji, yani procrastination ili kukabiliana na hii, ninaivunja kazi hiyo kwa vipande vidogo vidogo, yani microtasks Baadala ya ya kuandika kwenye ratiba yangu kuwa, andika ripoti ya mwaka Ninaandika kusanya takwimu za mwanzo, yaani dakika 30 Tchora chati za kulinganisha, yaani dakika 45, andika utangulizi kwa dakika 20. Kukamilisha vipande hivi vidogo, kunanipa hali ya ushindi. Ata inanipa motisha ya kuendelea na kipande kinachofuata. Hii inazuia akili yangu kuhisi kulemewa na mlima wa kazi. Sio kila kazi inayopiga kelele ni muhimu Mimi hutumia matrix ya Reistenhofer kwa kugawanya kazi zangu katika makundi manne umuhimu, muhimu ni ya haraka hizi ninazifanya hivi sasa muhimu lakini si ya haraka hizi nazipangia muda hususuhususi muda hususi. Hapa ndipo ubora unapotengenezwa. Si muhimu lakini ni haraka. Hizi ninajaribu kuzikabithi kwa mwingine, yani kuzidedicate Si muhimu na si haraka. Hizi nazifuta kabisa kwenye orodha yangu. Kwa kufanya hivi, ninaona saa nyingi ambazo watu wengine wanazipoteza wakishughulukia mambo madogo madogo yanayonekana kama kazi lakini hayaleti matokeo ya maana. Tunaishi katika ulimwengu usumbufu wa kila mara barua pepe, whatsapp na mikutano isio na tija ni maadui wakubwa wa muda ili kukamilisha kazi kwa wakati Ninanafutata falsafa ya deep work Ninapokuwa na kazi nzito ninafungua tabu zote ninafunga tabu zote za kujivinjari zisizo husika Ninasongeza simu mbali na macho yangu Ninatumia mbinu ya pomodoro nafanya kazi kwa dakika hamsini mfululizo bila kupepeza macho kisha napumzika kwa dakika kumi mbinu hii inaruhusu ubongo wangu kuiangalia kuingia katika hali ya flow, ambayo ufanisi wangu unaongezeka mara tatu zaidi ya kawaida. Moja ya sababu kuu zinazofanya kazi zichelewe ni ugonjwa wa kutaka ukamilifu.

Nina pozungumzia uhifadhi wa data, mimi sifuati njia moja pekee. Ninaamini katika kanuni ya usalama inayosema usiweke mayai yako yote kwenye kikapu kimoja. Ikiwa utategemea simu yako pekee au kompyuta yako pekee, unajiweka kwenye hatari kubwa ya kupoteza kila kitu ikiwa kifaahicho kitaibiwa, kitaharibika au kitapata hitilafu ya mfumo Hivyo basi, mfumo wangu wa kuhifathi umegawanyika katika nguzo kuunne. Ya kwanza, nguzo yangu ya kwanza ni inayotumiwa zaidi ni uhifathi wa wingu, yaani cloud storage. Hapa ndipo ninapoweka data ambazo na hitaji kuzifikia wakati wowote, mahala popote na wakati na kwakutumia kifaachochote. Mimi hutumia huduma kama Google Drive, iCloud au Microsoft OneDrive Faida kubwa ya mfumo huu ni urahisi wa kufanya kazi kwa ushirikiano Yaani collaboration Ikiwa ninaandika repoti nikiwa ofisini Ninaweza kwendelea kuihariri nikiwa kwenye usafiri wa umma Kupitia simu yangu bila kuhitaji kuhamisha mafaili kwa flash Zaidi, lakini zaidi ya urahisi, wingu linanipa ulinzi dhidiya majanga ya kimwili Ikiwa nyumba yangu itakumbana na moto au mafuriko, yaani mungu asiapishe mbali Hata data yangu ya wingu inabaki salama kwenye sava za kampuni hizi kubwa Hata hivyo, mimi siingi tu na kuweka data ni na imarisha ulinzi kwa kutumia udhibiti wa hatuambili Yani two way verification hili ni hata mtu akijua neno sirilangu, ashindwe kuingia bila idhini ya simu yangu Licha ya uzuri wa wingu ni bado ni muhimu kwa ukumiliki data yangu, mikononi Hapa ndipo ninapotumia external hard drive na SSD Ninafuata kanuni ya kita aluma Yani 321 backup rule kuwa na nakala tatu za data yako Zihifathi kwenye aina mbili tofauti ya vifaa kama vile wingu na hard drive weka na kala moja nje ya eneo lako la kazi Yani offsite Kila mwisho wa wiki ninafanya kitendo kilichoitwa data synchronizing Ninahamisha mafaili yote muhimu kutoka kwenye kompyuta yangu kwenda kwenye hard drive mbili tofauti moja ikibaki nyumbani kwangu na nyingine na ihifathi mahala pengine salama Hii inanipa amani ya moyo kwamba hata kama ma mtandao wa internet wa dunia nzima itakatika bado na weza kufanya kazi zangu. Kwa data ambazo ni nzito sana kama vile video za kumbukumbu za familia au miradi mikubwa ya kazi mimi hutumia mfumo wa NSA yaani Network Attached Storage. Hii ni kama wingu binafsi. Inaitwa kama vile private cloud. Lililoko ndani ya nyumba yangu. Network attached storage ni kifaachenye hard drive kadhazi na zofanya kazi kwa pamoja. Uzuri wa mfumo huu ni kwamba ninaweza kuufikia ukiwa umeunganishwa na wifi yangu na ukinipa nafasi kubwa ya uhifathi, yaani terabytes, bila kulipa garama za kila mwezi za Google au Apple. Iyo NSA yangu inatengenezwa kwa mfumo wa RAID maana yake ikiwa hard drive moja itaharibika gafla data haipotei Kwani inakua imejinikali kwenye yenyewe kwenye drive nyingine ndani ya kifaa hicho hicho huu ni usalama wa hali ya juu kwa mtu anayedhamini kila picha na kila nyakara. Uhifadhi hautoshi ikiwa kifaa.

Ninapowasha televisheni baada ya siku ndefu ya kazi, sitafuti tu vichekesho au tamthilia za kusisimua ambazo maranyingi hutuliza akili kwa muda. Badala yake natafuta kitu kinachoitwa au kustaajabu. Hakuna kipindi kinachotowa hisia hii kama makala ya asili. Hasa zile zinazosimuliwa na sauti tulivu na yenye mamlaka kama za sir David Attenbot katika mfululizo kama planet earth au our planet. Moja ya sababu kuu zinazonifanya ni kipende kipindi hiki ni uwezo wake wakunisafirisha katika dakika sitini za kipindi. Ninaweza kuwanza nikiwa kwenye kikilele cha mlima ya Himalayas Nikatazama chui wa theluji, yaani snow leopard, akisaka mawindo yake na dakika kumi baadaye nikajikuta niko mahali tatu chini ya bahari Nikishangaa viumbe wa ajabu wenye mwanga wa asili, yaani bioluminas televisheni inanipa nafasi ya kuona maajabu ambayo singeweza kuyaona kwa macho yangu katika naye maisha yangu yote. Inanifanya ni hisi udogo wa mwanadamu na ukuu wa ulimwengu. Hii siyo burudani tu ni elimu inayokuja kupitia picha za kustaajabisha, yani cinematography. Ambazo zimechukua miaka mingi kurekodiwa. Tunaishi katika mji yenye kile kelele uvumbi na msongamano. Macho yetu yanazoea kuona majengo ya gezi na skrini za kompyuta. Ninapoweka makala ya asili langi ya kijani ya misitu ya Amazon au rangi ya blue ya bahari ya Pacific inafanya kazi ya kusafisha akili yangu. Kuna utafiti unaosema kuwa kutazama asili kwenye televisheni kuna punguza kiwango cha homoni ya msongo wa mawazo Ninapo zitazama picha hizi, zinapopigwa kwa teknolojia ya 4K ama 8K zinaingia katika hali ya kutafakari Yani meditation. Sauti za ndege, sauti ya maji ya nayotiririka na ukimya wa jangwani unanipa amani ambayo nisingeweza kuipata kwenye kipindi kingine chochote. Zaidi ya picha nzuri, makala hizi zinanifundisha falsafa ya maisha. Ninapo muona simba anaetafuta chakula kwa ajili ya watoto wake, au ndege anaisafiri maelfu ya kilomita kuvuka bahari, yani migration, ninajifunza kuhusu ustahimilivu. Asili haina malalamiko. Asili ni suluhisho. Kila mnyama anajua jukumu lake na anapambana kuishi. Hii inanifanya ni tafakari kuhusu changamoto zangu binafsi. Kama kiyumbe mdogo, kama chungu anayeweza kujenga himaya kubwa kwa ushirikiano. Mimi mwanadamu ninaweza kushindwa na changamoto za kila siku. Kipindi hiki ni darasa la usajiri. Ambalo halihitaji mwalimu mwenye chaki. Mbali ninafundisha kupitia matendo ya vyumbe hai. Kipindi ninachokipenda kinajukumu lingine muhimu. Kina niambia, kina niamusha, katika miaka ya hivi karibuni, makala hizi zimeanza kuonyesha ukweli mchungu wa mabadiliko ya tabianchi kuona, barafu zina nyeuka na kubadilisha maisha ya dupu wa ncha za kaskazini, yani polar bears kunanifanya nifikirie kuhusu maisha yangu na matumizi yangu ya raslimali Hii ndiyo ngumu, nguvu ya televisheni ninayoipenda, hai hai kuwachi vile ulivyo, inakuwacha ukiwa na swali moyoni mwako. Nimewezaje kusaidia kulinda uzuli huu kipindi hiki kime nifanya niwe bora balozi wa mazingira katika mkazi yangu ndogo.

Katika safari yangu ya maisha, nimekutana na watu wa aina nyingi. Ni mekutana na watu wenye akili nyingi, watu wenye mali na wenye ushawishi mkubwa. Lakini, ikiwa ni tatakiwa kuchagua tabia moja ambayo ninaipenda na kuidhamini kuliko zote kwa wengine, ni uaminifu thabiti na ndani, yani integrity. Ulioambatana na uhuruma ya thati. Hii si tu tabia ya kusema ukweli peke ni ile uwezo wa mtu kuwa vile alivyo. Hata wakati hakuna mtu anaemuangalia. Ni ile hali ya mtu kuongozo wa nadira ya madini ambayo haitakishu na upepo wa maslahi ya muda mfupi. Ninapovutiwa na tabia ya mtu mara nyingi huwanza na unyoofu wake Ninaishi katika ulimwengu ambao watu wengi uvaa maski au nyuso za bandia ili kufurahisha wengine au kupata sifa Kwa hivyo, nindapokutana na mtu ambaye anaujasiri wakua yeye mwenyewe mkweli kuhusu mapungufu yake na hathabiti katika msingi yake na hisi kufutiwa nae sana mtu mwenye waminifu wa ndani hatoi ahadi hewa Hakisema ndiyo unajua hameweka uzito wanafsi yake hapo Hakisema hapana unajua ni kwa sababu ya kunu ya kanuni zake Si kwa chuki Hali hii ni ya kutabirikia kimaadili Inanipa amani na kunifanya ni muheshimu mtu huyo maradufu Tabia nyingine inayoambatana na uwaminivu ni uhuruma, yaani empathy Kuna watu wanatabia ya kipekea ya kuvaa viatu vya wengine Hawa hukumu haraka badala yake wanajaribu kuelewa Kwanini mtu anatenda jambu fulani Ninapenda kuona mtu anayeweza kutendea vyema muhudumu wa magahawa au mtu ambaye hanawezo wakumsaidia kwa lolote Hapa ndipo utu wakweli unajithirisha mtu mwenye huruma hanitoi kasoro pale anapokosea bali anakuwa nadaraja la mimi kuvuka kuelekea mabadiliko Tabia hii inajenga mazingira ya usalama na uaminifu ya siyoweza kununuliwa kwa fedha. Labda unajiuliza kwanini niseme napenda uchangamfu au uucheshi Ingawa hizi ni tabia zuri zinaweza kuwa maganda tu Lakini uaminifu na huruma ni mzizi bila uaminifu hakuna urafiki wa kweli Ningegundua kuwa mahusiano ya nayo dumu ni yale ambayo kila upande unajua mwenzake ni mtu wa neno lake Ninapopata rafiki au mfanyakazi mwenza mwenye tabia hii akili yangu inatulia Sita lazimika kusikia anachofikiria au kuwa na wasiwasi kiwa anasema vibaya ni kiwapo, sii ni kiwasipo mtu mwenye tabia hizi ananifanya na mimi nitake kuwa bora Kuna usemi usemao, sisi ni wastani wa watu watano tunawo shindana nao sana ninapochaguza kupenda na kufutiwa na watu wenye msingi imara, ninajikuta nami nikijita thamini Je, mimi ni mwaminifu? Je, mimi ni nahuruma. Hivyo, tabia yao inakua kioo cha maendeleo yangu binafsi Ikiwa zote tungeweza kudhamini na kuigia uaminifu huu, changamoto nyingi za kijamii zingepungua. Fikiria dunia ambapo, kila moja wetu anajali masirahi ya mwenzake na anasimama ukweli hata kama unamgharimu. Na kiongozi mwenye uaminifu haitaji kusimamiwa Hata atafanya.

Ninapoulizwa kuhusu mahali ninapoishi, moyo wangu hua unatangulia kabla ya maneno kuanza kutoka. Kwangu mimi, mahali ninapoishi si tu anwani ya kijiografia au jengo lililoundwa kwa matofali na saruji. Ni kitovu cha amani yangu, ni maabara ya ndoto zangu, ni kimbilio langu kuu baada ya misukosuko ya ulimwengu wa nje Ninapo amka asubuhi, jambo la kwanza ni linalonikaribisha ni harufu ya ardhi ya unyevu wa umande. Ninaishi katika eneo ambalo bado linaheshima kwa asili. Dirisha linatazama bustani ndogo ambayo imepambwa na miti michache ya matunda na maua ambayo hayachoki kuchunwa. Sauti ya kwanza kuisikia sio ya honi za magari au kelele za viwanda. Bali ni wimbo wa ndege ambao kwa hakika ndio kengele yangu ya asili. Kuna utulivu wakipekee hapa. Aina ya utulivu unaokuruhusu kusikia mawazo yako mwenyewe. Upepo mwanana unaopita katikati ya majani ya mti. Hiyo inakukumbusha kuwa maisha hayahitaji kuwa na haraka kila wakati. Kuna uzuri katika mwendo wa polepole. Nikivuka kizingiti cha mlango wangu wa mbele, ninahisi mabadiliko ya nishati ndani ya mahali ninapoishi kila kila kitu kinahadithi Situmii fanicha kwa sababu tu ni ya kisasa bali kwa sababu zinaakisi nafsi yangu Sebule yangu imepambwa na rangi za joto zinazonifanya nijihisi nimekumbatiwa. Kuna rafu ya vitabu upande wa kushoto, vitabu ambavyo zimeshasomwa Mara nyingi na vingine ambavyo bado vinasubiriwa vinasubiri wakati wake. Kwangu, mahali ninapoishi lazima pawe na harufu ya vitabu na kahawa ya asubuhi Mwanga wa jua unapopenya kupitia mapazia meupe kuchora mamishtali ya dahabu sakafuni ikitengeneza mandhari ambayo mchoraji yeyote angeionea wivu. Jikoni ndiyo sehemu ya mapigo ya moyo wa nyumba hii. Ni mahali ambapo harufu ya vitunguu na mapishi mbali mbali huchanganyika kutengeneza kumbukumbu. Kwangu, kuishi mahala fulani ni pamoja na uwezo wa kutengeneza chakula kinachofurahisha roho na kushiriki na wale ninaowapenda. Mahali ninapoishi pana tasiva pia na watu wanaoizunguka Ninaishi katika mtaa ambao ujirani bado unathamani Si aina ya mtaa ambao watu hujifungia dani ya mageti marefu bila kujuana Hapa salamu ya asubuhi inamaana kubwa. Kuna duka la jirani ambalo mzee mmoja amekua akifanya biashara kwa miongo kadhaa. Kila nikipita hapo kuna neno la hekima ninapo ninalopata. Watoto wanacheza mtaani jioni kelele zao za furaha na vumbi wanayoitimua ni sehemu ya muzikiri wa maisha yangu. Hii hali hii ya kijamii inanifanya njihisi salama Sio kwa sababu ya walinzi bali kwa sababu najua niko kati ya watu ninaowajali. Bila shaka mahali ninapoishi si paradiso isio na dosari. Kuna nyakati ambapo barabara zinajaa matope baada ya mvua kubwa au nyakati ambapo huduma ya msingi inayumba Lakini hata katika changamoto hizo kuna kitu ninachojifunza, matatizo hayo yanatufundisha uvumulivu na umoja kama majirani. Tunasaidiana kusukuma magari yanayokwama na tunashirikiana kutatua kero za mtaa Kizi dosari ndizo.

Mboga, ninapoulizwa kuhusu mboga ninayopenda kula, akili yangu inatua kwenye vyakula vya gharama au mapishi ya kigeni. Badala yake inarudi kwenye kitu rahisi cha asili na chenye nguvu, mboga za majani na mahususi zaidi mchicha wakienyeji uliopikwa kwa nazi au karanga. Kwangu mimi mchicha si mboga tuu ya kusindikiza chakula. Ni kiungo kinacho unganisha afya yangu, kumbukumbu za utotoni na ladha halisi ya afya nyumbani. Kila mara ninapokula michicha na kumbushwa mbali sana. Nakumbuka nikimwangalia bibi yangu kijijini akichuna majani yale ya kijani kibichi, asubuhi na mapema wakati umande bado upo. Kuna harufu fulani ya kipekee ya majani mabichi yanayopatwa na kuoshwa Harufu ya usafi na uhai upendo wangu kwa mboga hii ulianza hapo Haikuwa tu kuhusu kula Ilikuwa ni mchakato mzima wakuandaa tangu wakati ule nimejifunza kuwa, mboga bora ni ile inayotoka shambani na kuingia jikoni ikiwa bado inanguvu za jua, Ninapouza Ninapo uonja mchicha uliopikwa vyema Ninasikia ladha ya historia yangu na mlezi wangu. Mchicha unasifa moja ya kipekee Unabadilika kulingana na unavyo tendea Mimi na upenda mchicha wangu ukiwa na utu Sipendi mboga iliopikwa hadi ikanya nyuka na kupoteza rangi yake ya kijani kibichi. Napenda ule mchicha unaopikwa kwa kuagwa kidogo, na vitungu maji vingi. Nyanya ziliizoiva vizuri na labda kuguswa kidogo na pilipili hoho kwa umbali. Lakini siri yangu kuu ile inayofanya mate initoke kila nikifikiria ni kuongeza tui zito la nazi au karanga zilizopondwa. Mchanganiko wa uchungu kidogo na majani na utamu wa mafuta ya nazi unatengeneza uiano ambao hakuna nyama wala samaki anayeweza kufikia. Ni latha inayoteleza kooni na kukuacha ukiwa na hisia ya kuridhika. Siwezi kuzungumzia upendo wangu kwa mboga hii bila kutaja jinsi inavyo fanya nijihisi ndani yangu, katika ulimwengu huu wa vyakula vilivyo sindikwa na mafuta mengi mchicha ni kama dawa yangu ya kila siku Ninapokula mchicha nahisi kama naupa mwili wangu zawadi. Najua napata madini ya chuma, vitamini na nyuzi zinazo saidia mfumo wangu wa mnyenyeng'o wa chakula Kuna atafauti kubwa na yanishati ninayo hisi baada ya kula mlo mwenye mboga nyingi na majani ikilinganishwa na milo mingine mizito na jisikia mwepesi, mwenye nguvu na mwenye akili ilionyooka. Kwangu, kula mchicha nikitendo cha kujipenda, yani self-love Kuna kitu chakiroho kuhusu kula mboga za majani Unapokula michicha, unakula kile ambacho ardhi imetoa moja kwa moja tofauti na vyakula vingine, vinavyopitia viwandani mboga inanikumbusha utengenezi wetu wa mazingira Ninapopita sokoni, nakuona rundo la michicha mbichi nahisi furaha ya papo hapo Ninapenda kuchagua moja moja, nikigusa majani yale na kuhakikisha ni yale yenye rangi nzito ya kijani.Hii inanifanya nijihisi nimeunganishwa na wakulima wadogo wanaofanya kazi kwa bidii ili kutulisha. Kula mboga hii ni kuheshimu jasho lao na ukarimu wa asili. Ili mchicha ukamilike lazima uambatane na marafiki zake wa dhati Kwangu hakuna mlo bora kama ugali wa dona Yani unafaka.

Ninapoulizwa kuhusu kiasi cha muda ni nalala kwa kawaida jibu langu huwa haliji kama namba kavu. Sio tu kusema saa sita au saa nane Kwangu mimi, usingizi ni ibada. Ni daraja kati ya majukumu mazito ya leo na matumaini ya kesho. Kwa kawaida, mimi kujitahidi sana kupata masaa saba hadi nane ya usingizi mzito. Lakini kufikia idadi hii ni safari inayohitaji nithamu, mipango na wakati mwingine mapambano thidi ya nafsi yangu. Nimegundua kuwa, mwili wangu ni kama chombo kinachohitaji kufanyiwa malekebisho, kila baada ya masaa kumi na sita ya kuwa macho. Ninapolala kwa saa manane ni hisili ya sihili sihisi tu kama nimepumzika na hisi kama nimezaliwa upya katika masa hayo akili yangu hufanya kazi ya ajabu ya kupanga kumbukumbu za mchana kutwa Tafiti zinasema na mimi nimejishuhudia kwamba masaa ya kwanza ya usingizi husaidia mwili kupona Lakini masaa ya mwisho yale ya alfajiri ndiyo yanayofanya kazi ya kusafisha akili na kuimarisha hisia. Kwa hivyo ninapopunguza muda wangu wa kulala na kuwa satano na kutana asubuhi iliyofutwa ninakuwa na hisia za haraka. Mchanganyiko wa mawazo na nakosa ule ubunifu ninaofanya niwe mimi Ili kufika lengo langu la masaa nane sa moja kabla ya kulala huwa ni wakati wa kushusha tanga huu ndiyo muda ambao mimi huwita na ni wakati wa mpito na nina hisi katika ulimwengu uliopambwa na vioo vya simu na kompyuta viinavyotowa mwanga wa blue Mwanga ambao ni adui mkubwa wa usingizi wa 30 Kwa kawaida, sane kamili usiku Mimi huweka simu yangu mbali Hapo ndipo mchakato wa kulala unapoanza Napenda kunywa kikombe cha chai ya mitishamba Labda mchi mchachai au chamomel Huku nikiwa nimeketi kwenye kiti changu cha kutafakara Hapa sifikilii kazi na jiruhusu tuwe tuwe tuwepa najiruhusu tu kuwepo ni katika muda huu ambao mwili wangu huanza kutoa homoni ya melatoni ishara ya asili inayoniambia sasa ni wakati wakupumzika Lakini ni lazima niwe mkweli Kuna nyakati ambapo masaa yangu ya kawaida huvurugika maisha hayaji kila mala na ratiba inayonyooka Kuna siku ambazo majukumu ya kikazi ya na nizidi au labda mawazo ya kimaisha ya nakuwa mazito kiasi kwamba ya nazuia mlango wa usingizi kufunguka katika siku hizo naweza kujikuta ninalala kwa masaa manane manne au matano tu Ba maanthara yake huwa ni makubwa macho yangu huwa mazito na ulimwengu unaonekana kuwa na kelele kuliko kawaida Hii imenifundisha kuwa usingizi siyo anasa, ni deni. Na ni deni la usingizi linakua kubwa. Linaanza kulipua kwa afya ya emoyo, shinikizo la damu, na hata uwezo wakufurahia maisha. Hivyo basi, hata nikichelewa kulala leo na jaribu kulipa deni hilo mwishoni mwa wiki kwa kulala masaa ya zaidi ili kurejesha usawa. Masaa yangu saba au manane ya usingizi hutengemea na sana mahali ninalala. Chumba changu chakulala ni patakatifu pangu, nimehakikisha kuwa kunagiza nene na baridi ya kutosha na utulivu wa hali ya juu Ninapovua viatu na kuingia kitandani nahisi kama nimeingia kwenye kofia ya usalama Mashuka safi yenye harufu ya sabuni ya asiri huchangia sana kunifanya nilale haraka na amini kuwa ubora wa usingizi ni muhimu kuliko hata.

Ninapoulizwa nataka kufikia wapi katika kazi yangu. Picha inayokuja akilini mwangu sio tu kiti kikubwa kwenye ofisi yenye kinyonyozi. Badala yake naona safari ya mabadiliko. Nataka kufikia mahali ambapo kazi yangu siyo tu chanzo cha kipato mbali ni suruhisho la kudumu kwa changamoto zinazoibuka, zinazokabili jamii yangu na taaluma yangu. Maono yangu yamegawanyika katika hatua tatu kuu, ustadi wa hali ya juu, uongozi wenye unyenyekevu na urithi wa kudumu. Hatua ya kwanza ninayotaka kufikia ni kuwa mtaalamu anayeheshimika katika nyanja yangu. Sitosheki na kujua tu mambo ya juu juu Nataka kufika mahali ambapo mada inayohusu kazi yangu ikitishwa jina langu liwe miongoni mwa majina ya kwanza kufikiliwa Kwa sababu ya kina cha maarifa yangu Hii inamaanisha nataka kufika kiwango ambacho ubola wa kazi yangu unajisemea wenyewe Nataka kuwa fundi wa taalamu yangu. Mtu ambaye haangalii saa wakati wa kufanya kazi. Mbali anaangalia ukamilifu wa akili anachokifanya. Nataka kufikia kiwango cha ufanisi ambapo unaweza kutumia uzoefu wangu kutafuta matatizo magumu kwa muda mfupi. Nikitumia busala niliokusanya kwa miaka mingi. Lengo langu lapili ni uongozi, lakini sitaki kufikia uongozi wa amri na mamlaka. Nataka kufikia mahali ambapo naweza kuwa daraja kwa wengine. Ndoto yangu ni kuwa kiongozi anayeweza kuona cheche ya kipaji ndani ya kijana anayeanza kazi na kuipalilia hadi iwe mtoto mkubwa wa mafanikio. Nataka kufikia nafsi ambayo ambapo naweza kuunda mifumo na mazingira ya kazi yanayowawezesha watu kuwa na furaha. Natamani kuongoza timu ambayo kila mwanachama anajihisi kuthaminiwa na anaona kuwa kazi yake ina maana. Kwangu mimi, mafanikio katika kazi ni kuona watu wanaofundisha au wanaoongoza wakizidi mafanikio yangu mwenyewe. Hapo ndipo nitapojua kuwa nimefika kileleni. Katika kazi yangu sitaki kuwa mtumiaji tu wa mifumo iliopo. Nataka kufika mahali ambapo ninaanzisha kitu kipya Labda ni mbinu mpya ya utendakazi, teknolojia fulani au mfumo wa huduma kwa wateja ambao haujawahi kuwepo hapo awali Nataka kufika hatua ambayo, kazi yangu inapunguza maumivu au atha ya kwa watu wengine Ikiwa kazi yangu itasaidia kurahisisha maisha ya watu, hata kama ni kwa asilimia ndogo, nitakuwa nimefikia lengo langu kubwa. Nataka kuwa sauti inayochochea mabadiliko chanya katika sekta yangu, nikipigania uadilifu bora na ubunifu. Jambo moja ambalo watu wengi husahau wanapozungumzia mafanikio ya kazi ni maisha. Nataka kufikia hatua ambapo kazi yangu inanipa uhuru wa muda na rasilimali. Siyo tu kufanya kazi kwa bidii, mbali kufanya kazi kwa akili. Nataka kufika mahali ambapo kazi yangu inaniruhusu kuwa na muda mwingi na familia yangu. Kusafiri na kuona ulimwengu na kujitolea kwa katika kazi ya jamii bila hofu ya kukosa kipato. Mafanikio ya kweli katika kazi ni yale yanayokupa amani ya roho, siyo yale yanayokufanya uwe mtumwa wa ofisi. Sababu inayonisukuma ni hamu ya kutaka kutumia uwezo wangu wote nilopewa na mungu naamini kuwa kila mmoja wetu ana mbegu ya ukuu ndani yake. Nikifikia malengo yangu haya, nitakua nimeitimiza ahadi yangu kwa nafsi yangu. Pia nataka kuwa mfano wa kizazi kinachokuja. Nataka kijana mwengine atanitazama na kusema ikiwa yeye ameweza kufika hapo.

Ikiwa na kuna mahali ambapo na hisi kuwa niko karibu zaidi na umbaji na nafsi yangu ya kweli, basi mahali hapa ni pwani. Ndiyo ninaipenda pwani kwa kiwango ambacho maneno mara nyingi hushindwa kueleza. Kwangu mimi, kwenda pwani siyotu likizo nitabia. Ni wakati ambapo dunia inasimama na sauti pekee inayobaki ni ile ya mawimbi ya nayovunjika ukingoni mwafukwe. Safari yangu ya mapenzi na pwani huwanza pale ni napovua viatu na kuruhusu nyayo zangu ziguze mchanga mweupe na laini kuna kitu cha kipekee kuhusu mchanga wa pwani. Ule unyekevu na joto la jua lilivyojificha ndani yake katika dakika hizo za kwanza na hizi kama mizigo yote ya mjini kelele za magari na msongo wa mawazo wa kazi vimeyeyuka na kuzama Arthini jua la pwani nalo linatiba yake, si jua la kuunguza tu, ni jua linalo kumbatia, ni napoketi chini ya mti wanazi ni kitazama mwanga wa dhahabu ukicheza juu ya uso wa maji ya bahari na hisi ni shati mpya ikiingia mwilini mwangu. Huu ni wakati ambapo vitamin D inakutana na vitamin ya amani sababu kubwa inayofanya nipende pwani ni sauti Hakuna mwanamuziki duniani anayeweza kutunga wimbo mtamu kama ule wa bahari Mawimbi yananithali ambayo imeendana na mipigo ya moyo wangu Ninapo funga macho ya kusikiliza sauti ya maji ya kivuta mchanga na kurejesha baharini akili yangu haingii katika hali ya kutafakari sauti hii inanifundisha uvumilivu bahari haina haraka lakini haiachi kufanya kazi yake Inanikumbusha kuwa maisha ni mzunguko Kuna nyakati za kuja na nyakati za kupoa Hapo ndipo ninapopata majibu ya maswali mengi ya nayonitatiza nikiwa mjini. Pwani ni pwani inanipa nafasi ya kusikiliza sauti yangu ya ndani ambapo mara nyingi ufunikwa na kelele za maisha ya kila siku. Siwezi kuzungumzia pwani bila kutaja harufu ya ladha. Harufu ya chumvi baharini. Inachanganyika na harufu ya samaki wa bichi wanaochumwa na harufu ya nazi. Kwangu, kwenda pwani ni pamoja na kufurahia vyakula ambavyo vimeandaliwa kwa mapenzi na viungo vya asili. Hakuna kinachozidi ladha ya nazi mbichi. Ukiwa umeketi mchangani jikoni utamu wa nazi wa maji yake unaopoza koo langu ni kama zawadi kutoka binguni alafu kuna vyakula vya baharini Pweza, kamba na samaki wa kupaka vyote vikiwa vimeungwa kwa viungo vya pwani kama iliki, madarasani na pilipili manga kula vyakula hivi ni vivi nikiwa pwani kuna nifanya nihisi nimeunganyika na utamaduni wa watu wa mwambao watu ambao ukarimu wao ni mkubwa kama bahari yenyewe moja ya nyakati ninazozipenda zaidi ni zaidi ni ikiwa pwani ni saa kumi na moja jio ni jua linapoanza kuaga Anga inabadilika na kuwa turubai, la rangi za ajabu machungwa ya zamara na nyekundu katika wakati huu bahari inakuwa kama kioo kikubwa kinacho akisi uzuri wa binguni huu ndio wakati wa shukurani Ninapojionea machweo ya juu wapwani Nakumbuka kuwa maisha ni zawadi inafanya nione kuwa matatizo yangu ni madogo sana Ikilinganishwa na ukubwa wa ulimuengu huu ni wakati ambao nina.

Ikiwa kuna jambo linaloweza kunifanya nisikie nja, nisikie uchovu na nisahau changamoto zote za ulimwengu huu, basi jambo hilo ni kucheza ngoma. Ndiyo, ninaipenda ngoma kwa kila chembe ya uhai wangu. Kwangu mimi, kucheza ngoma sio tu kutingisa mwili, ni mazungumzo kati ya nafsi yangu na ulimwengu ulionizunguka. Ni wakati pekee ambao nahisi uhuru kamili, ambapo sherehe za mvutano zinaonekana kama mapendekezo tu, na ambapo kila kiungo cha mwili wangu kinapata sauti. Upendo wangu wa ngoma kuanzia na mdundo wa kwanza wa ngozi ya ngoma au mpigo wa kwanza wa mziki. Kuna kitu cha kichawi kinachotokea damu yangu inapopokea mdundo huo. Ninahisi kama mapigo ya moyo wangu yanajipanga upya ili yaende sambamba na ala zinazozaliwa kucheza ngoma kunanikumbusha asili yangu katika tamaduni zetu ngoma ilikuwa njia ya kuwasiliana Kusifu, kuhuzunika na kusherekea. Ninapocheza ngoma nahisi kama nimeunganishwa na mababu zangu, nahisi nguvu ya maelfu ya miaka ikipita kwenye miguu yangu. Ni mwito wa asili unaoniambia wewe upo hai na uhai wako na mdundo. Ninapocheza ngoma mwili wangu unageuka kuwa ala. Kila harakati ya mkono, kila kutingisa bega na kila hatua ya miguu na notisi ya muziki inaonekana kwa macho. Napenda ile hali ya kupoteza uthibiti wa kujitambua, yani self-consciousness katika maisha ya kila siku. Sisi hujizuia sana, Tunajali watu wanavyotuonaje. Tunajali kama tunakaa sawa Lakini kwenye sakafu ya ngoma, Mimi huvaa mask zote pale mimi siyo mfanya kazi Mimi sio mtu mwenye majukumu. Mimi ni harakati tu kuna furaha ya ajabu inayopatikana pale unapocheza kiasi kwamba unahisi unapaa Inafika hatua ambapo hujui kama wewe ndiye unacheza ngoma au ngoma ndiye inayekucheza wewe. Hapo ndipo ujadi wa binadamu unahifadhiwa watu wengi huenda kwa madaktari au kutumia dawa wanapokuwa na msongo wa mawazo. Lakini mimi huenda kwenye ngoma, ngoma ni chiba yangu kuu. Kuna dhana inaitwa katharistis. Hali ya kutoa hisia zilizojificha kwa nguvu Ninapocheza ngoma kwa nguvu Mnatoa msongo wa mawazo, hasira na huzuni kupitia jasho langu. Kila hatua ninayopiga chini kwa nguvu ni kama ninavunja kuta za matatizo yangu. Baada ya kucheza ngoma kwa saa moja, nahisi mwili wangu umekua mwepesi kama unyonga, akili yangu inakua safi na aina ya mazoezi ambayo hayakuchoshi, mbali ya yakupa nishati. Ni dawa ya asili ya furaha, ambayo haina gharama ya zaidi ya utayari wa moyo wako kujikabidhi kwenye mdundo. Jambo lingine ninalopenda kuhusu kucheza ngoma ni muunganiko unaotenganizwa na kwa watu wengine. Kuna nguvu za ajabu pale watu wanapocheza ngoma pamoja kwa mdundo mmoja. Wakati wa katika ukatili huo, tofauti zetu za kifikira, kidini au kikabila zinatoweka, zinatoweka tunapokuwa katika kitu kimoja. Jeshi la furaha, napenda ile hali ya kuangaliana na wenzako wakati mchezo unapoingia katikati Mkatabasimiana bila kuongea neno, na mkajua kuwa wote mko kwenye ulimwengu mmoja. Ngoma inatufundisha ushirikiano, inatufundisha kuwa ile mdundo ukamilike kila mmoja lazima acheze sehemu yake Kwa wakati sahihi. Hii ni darasa kubwa la maisha, ambalo nimejifunza kupitia jasho na vumbi la sakafu ya ngoma.

Ninapoulizwa kama napenda kusafiri kwa kutumia ramani au karatasi ya karatasi au mfumo wa GPS, jibu langu siyo rahisi kama wachaguzi upande mmoja. Hata hivyo nikichunguza ndani ya moyo wangu nagundua kuwa ingawa GPS inaniongoza kufika ninakokwenda, ramani ndiyo inayofanya nifurahie safari. Kwangu mimi kuchagua kati ya GPS na ramani ni sawa na kuchagua kati ya ufanisi na ugunduzi ili uweze kunielewa vyema, hebu nikuchukue katika safari ya daya fikira kuhusu jinsi ninavyozitumia zana hizi mbili. Siwezi kupinga ukweli, GPS ni muujiza wa kisasa Kuna nyakati ambapo nakiri kuwa ninaipenda GPS kwa thati. Unapokuwa katikati ya miji migeni huku mvua ikinyesha na ukiwa na miadi muhimu ya kikazi baada ya dakika kumi hapo ndipo GPS inapokuwa malaika mlinzi. Napenda jinsi sauti ile ya utulivu inavyoniambia geuka kulia baada ya mti mita mia mbili na inaniondolea hofu ya kupotea katika ulimwengu huu wa haraka GPS ni zana ya ufanisi. Inanisaidia kuepuka msongamano wa magari na kunipa muda kamili wa kufika Lakini kuna kitu kinakosekana, GPS inafanya akili yangu kuwa mvivu. Inanifanya nifuate maelekezo bila kutazama mazingira yanayonizunguka. Nikiwa mtumwa wa kioo kidogo mkononi mwangu Niliamini kila neno linalosema bila kuhoji. Hapa ndipo mapenzi yangu ya kweli yanapochifuka. Kuna uzuri wa kizamani katika kufungua ramani kubwa ya karatasi juu ya kofia ya gari. Ramani inaniambia tu tupa kugeukia Inanionyesha ulimwengu wote kwa mara moja. Inanionyesha milima iliyo upande wa kushoto, mito iliyo mbali kidogo na vijiji vidogo ambavyo GPS ingeviruka kwa sababu havina duka la kahawa lenye nyota tano kusafiri na ramani kunanifanya nijihisi kama mgunduzi wa kale Inanilazimu kuelewa mwelekezo wa jua, kutazama alama za barabarani na umuhimu zaidi kuzungumza na watu GPS ikikosea unagombana na simu yako. Ramani ikikuchanganya unalazimika kushuka kwa kushukisha kioo na kumuuliza mzee aliyeketi chini ya mti 'samahani mzee naelekea wapi'. Mazungumzo hayo madogo ndiyo yanayofanya safari iwe na hadithi Ramani hainipi njia fupi zaidi mbali inanipa njia yenye maana zaidi. GPS imetengenezwa imetengenezwa ili kuzuia kupotea lakini kwangu mimi kupotea ni sehemu muhimu ya kusafiri. Unapotumia ramani ni ukosea kugeuka mara nyingi unajikuta kwenye sehemu ambazo hukupanga kuziona. Labda ni maporomoko ya maji yaliyojificha au soko la kijiji lenye matunda matamu ambayo hayajawahi kuya kuyanyonga. GPS inanifanya nifikirie kuhusu kituo cha mwisho, yaani destination. Lakini ramani inanifundisha kuthamini njia. Ninapokusaidia kusafiri kwa ajili ya mapumziko na burudani, mimi huficha simu yangu na kutoa ramani yangu iliyochakaa Napenda jinsi ramani hiyo inavyonilazimisha kutumia ubongo wangu. Kutathmini umbali kwa na kuwa na ujasiri wa kukubaliana na kutoji na kutokujulikana. Katika safari zangu nyingi za sasa nimejikuta nikiwa na uhusiano wa pande mbili.

Ninapoulizwa kuhusu harufu ni nayoipenda zaidi, akili yangu haikimbi kwenye maduka ya manukato ya gharama kubwawala harufu za viwandani. Badala yake inaruka kwenye asili, kwenye harufu ambayo binadamu wameihusudu tangu kuweko kwa msingi wa dunia. Harufu inayoipenda zaidi ni harufu ya ardhi baada ya mvua wa kwanza kunyesha ikichanganyikana na harufu ya kahawa inayo chemka asubuhi Kwangu mimi harufu hii siitu myeyuko wa kimimea katikati ya maji na udongo ni harufu ya ufufuo wa mawazo mapya Kuna wakati ulimwengu unakua na jotokali, vumbi linatanda kila mahali na mimea inainama kwa kiu. Katika hali hiyo, mawingu yanapokusanyika na kutoa matone ya kwanza ya mvua, ardhi hutoa pumzi yake ya kipekee. Harufu hiyo ya udongo mbichi ni kitu kinachonifurahisha kwa namna isiyo elewe elezeka. Ninapovuta pumzi hiyo na hisi kama mapua yangu ya nasafishwa ni harufu ya uaminifu, ardhi inatwambia kuwa bado ipo hai na ikotayari kutulisha. Harufu hii inaruhu ina nirudisha utotoni wakati tulikuwa tukikimbia mchangani bila viatu tukisherehekea kuja kwa mvua Inanifundisha kuwa baada ya kipindi kirefu cha ukame na shida katika maisha daima kuna wakati wa kupoozwa na kuanza upya Harufu hii, harufu ya pili inayokamilisha mapenzi yangu ni ile ya kahawa safi ya asili inayochemka jikoni wakatijua linaanza kuchomoza. Hii si harufu ya kinywaji tuu, ni harufu ya uwezekano. Unapovuta harufu ya kahawa akili yako inaanza kabla hata hujanywa tone la kwanza. Harufu ya kahawa inanipa hali ya usalama na uratibu. Inanikumbusha kuwa nina nafsi nyingine ya kufanya mambo vizuri leo Inanifanya nifikirie kuhusu mashamba ya kahawa mlimani kuhusu jashola mkulima na kuhusu ulimwengu mzima unaounganishwa na kikombe kimoja cha moto Harufu hii ni kama rafiki wa dhati anayenisongelea asubuhi na kuninong'onozea amka dunia inakusubiri. Sayansi inasema kuwa harufu ndiyo hisia inayo unganisha inayounganishwa kwa nguvu zaidi na sehemu ya ubongo inayo hifathi kumbu kumbu za hisia. Ndiyo maana harufu hizi mbili zina maana kubwa kwangu. Ninapohisi harufu ya udongo mbichi na kumbuka mikono ya bibi yangu ikipanda mbegu niki ninapohisi harufu ya kahawa na kumbuka mazungumzo marefu ya busara na babu yangu sebuleni. Harufu hizi ni kama mashini ya muda. Zinanirudisha kwenye nyakati ambazo nilikuwa na amani na zinanipa nguvu ya kutengeneza amani hiyo hapa nilipo. Zinanikumbusha kuwa mimi nisehemu ya mnyororo mrefu wa maisha na historia. Katika ulimwengu huu wenye kelele za msongamano, harufu ninazo zipenda hutumika kama kinga yangu ya afya ya kiakili. Kuhu kuna siku ambazo, kazi inakuwa nzito na moyo unachoka. Katika nyakati hizi, mimi hufungua macho na kufikiria harufu ya mvua inayonyesha kwenye udongo. Hali hiyo ya kufikiria tu inanisaidia kushusha shinikizo la damu na kurejesha utulivu. Pia ninapenda jinsi harufu hizo zinavyo nifanya ni thamini sasa. Huu huwezi kuhisi harufu ya udongo mbichi kama huna umakini Inakulazimu usimame, uvute pumzi ndefu na uwepo hapo ulipo Hilo ni darasa kubwa la maisha kuishi kwa sasa na kufurahia baraka ndogo ndogo ambazo maranyingi tunazichuku.

Inapoulizwa kama napenda kujifunza historia, jibu langu la dhati ni ndiyo, ninaipenda kwa shauku kubwa. Kwangu mimi, historia si orotha kavu ya tarehe, majina ya wafalme au vita vilivyo pita. Historia ni hadithi kuu ya mwanadamu. Ni mahabara ambayo ambamo majaribio yote ya maisha mafanikio makosa usaliti na ushujaa yamechanganyika. Na sisi tumebaki na jukumu la kusoma matokeo yake ili tusiungue moto ule ule ulio waunguza walio tutangulia. Sababu ya kwanza ninayofanya niipende historia ni hitaji langu la kujitambua. Mimi ninaamini kuwa huwezi kujua unakoenda ikiwa hujui unakotoka. Historia inanipajibu la swali. Kwa nini mimi niko hivi nilivyo leo? Ninapojifunza historia ya jamii yangu, lugha yangu na mila yangu. Ninahisi nimeunganishwa na kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe Inanifanya nione kuwa mimi si tone la maji lililo jitokeza kwa bahati mbaya. Mbali ni sehemu ya mto mkubwa wa vizazi ulivyo kuwa ukitiririka kwa maelfu ya miaka. Historia inanipa heshima kwa sababu zangu. Inanifanya nielewe garama iliolipwa ili mimi nipate uhuru na fulsa nilizonazo leo. Kuna uzuri wa kipekee katika kufungua kitabu cha historia au kutembelea makumbusho ni kama kuingia kwenye mashini ya muda. Kupitia historia naweza kutembea katika mitaa ya Roma na kale na niweze kushiriki kotuba za viongozi wakuu wa uongozi wa Afrika. Naweza kuona ujenzi wa mapiramidi ya Misri. Napenda jinsi historia inavyo panua uwepo wa akili yangu. Inanionyesha kuwa ulimwengu haujawahi kuwa tuli. Yale yanayo yaona leo kama kweli ulibadilika ni imambo yalio buniwa na binadamu wengi kama mimi yanayo weza kubadilika. Hii inanipa uwa jasiri wakufikilia nje ya boksi. Kwa sababu, histolia inadhibitisha kuwa mabadiliko makubwa yanawezekana kupitia juhudi za watu wachache wenye ni ya thabiti. Mwana falsafa moja aliwahi kusema, wale wasiojifunza kutokana na historia wame hukumiwa kurudia. Hii ndiyo sehemu inayo niogopesha na kunivutia kwa wakati mmoja, kuhusu historia. Ninapojifunza kuhusu kuanguka kwa miliki kuu au kuzuka kwa migogoro ya kidunia naona mwelekeo. Na mnaona mwele keo. Binadamu tunatabia ya kurudia makosa yale yale. Tamaa ya madaraka, ubaguzi na dharau kwa asili. Histolia inafundisha kuwa mnyenyekevu. Inanionyesha kuwa hakuna aliyejuu ya shiria za wakati. Napenda kujifunza historia ili niwe kuwa raia bola na kiongozi mwenye busara Inanifanya ni tathmini maamuzi yangu ya leo kwa kuangalia matokeo ya maamuzi kama hayo yaliofanywa miaka tano iliopita historia ni dira yangu ya kimaadili katika nyakati za kukata tamaa, mimi hukimbilia kwenye historia. Historia imejaa hadithi za watu ambao walikabiliwa na vikwazo visivyoweza kushindwa, lakini wakasimama kidete. Ninapojifunza kuhusu harakati za kupigania haki za binadamu au wagunduzi waliovuka bahari kuu bila kujua kiko upande wa pili ninahisi msumuko wa ajabu. Histolia inanifundisha kuwa giza la hali halijawai kushinda mwanga wa kudumu.